Kama mtu anae ishi maisha ya kawaida swali hili la kama ninapendela suruali au sketi sio swali la moja kwa moja. Ni aina ya swali ambalo, linakupeleka kwenye jinsi unavyojisikia, mazingira yako, na namna unavyapenda kujionja siku husika. Kwa upade moja, surualii zina uzuri wake, kwaza ni rahisi zinapendana na shughuli nyingi. Na zinakupa uhuru wa kutembea bila kufikiria sana. Ukiamka siku ambayo unajua utakua unatembea sana, au pia unafanya kazi inayohusisha kusonga, mara kwa mara, suruali hua ni chagua la kuunza kichwani ni kama zinakupa hisia ya kuwa tayari. Kama binadamu, ninaweza kusema kwamba napenda urahisi unaokuja na suruali. Hakuna upepo kusumbua, hakuna kukuja kuzuia nguo kuingia mahali pasipofaa, na hakuna kuhofia kusonga vibaya. Kwa hiyo, siku za harakati nyingi. Ingekua rahisi sana kuchagua suruali. Lakini siku hazifanani. Sivyo, kuna siku nyingine ambapo moyo unataka kuwa laini zaidi. Siku ambazo unataka kutembea. Kwa utulivu, kujisikia maridadi au pia kujieka vizuri kwa namna ya kipeke. Hapo ndipo sketi zinapo ingia kwa uzuri wa aina yake. Kuna namna sketi inavyokupa hisia ya hewa mwanga na pia uhuru wa kiroho si wa mwili tu unatembea pole pole unahisi uzito wa dunia ukipungua kuna hadhi fulani hata kama si lazima uwe mtu anae pendelea kuvaa mara kwa mara kwa hivyo nikifikiria kama binadamu alie na siku tofauti siku za harakati siku za utulivu siku za kujitengeneza na pia siku za kukimbizana siwezi sema napendelea moja pekee laa napendelea utulivu na urembo wa sketi na pia urahisi na vitendo vya suruali kwa maisha halisi ningechagua kulingana na siku siku ambayo moyo wangu uko kwenye kuhitaji hilo vazi ningechukua suruali. Siku ambayo, nataka kuhisi nipo kwenye hewa safi, na labda nataka kujiongoza kidogo kwa muonekano, nigechukua bila shaka sketi. Kwa hiyo jibu langu, kama binadamu, sitafunga mlango kwa upande wowote.

Kila jioni kablasi ja lala, huwa napenda kutulia polepole na kuwacha akili ianze kushuka kutoka kwenye kasi ya usiku. Unajua vile siku inaweza kuwa imebeba mambomengi, mazungumzo, majukumu, kukibizana na muda. Kwa hivyo jioni kwangu, kuna kama sehemu ya kuvuta uzito wa siku na kurudi kwenye mimi na uturivu. Kweli kabisa, napenda kuzima kelele. Hii inaweza kuwa kelele ya simu, mukisi, au pia kelele ndogondogo za mawazo. Zinazo ni jia mara tu nimekaa kimia. Mara nyingi huchukua dakika moja mbili tu kuweka simu mbali au pia kuweka kuzima simu hiyo. Hii inanisaidia kuanza kujitenga na haraka za dunia ya mchana. Pasi ya hapo, huwa napenda kufanya kile naweza kukiita kuangalia nyuma ya siku. Siki tu rasmi ni kama mafupi tu na nafsi zangu. Nauliza leo imekuwaje, kitu yenye imenifurahisha, kuna kitu ningependa kufanya vizuri zaidi ya kesho. Sina preshaya kupata majibu mazuri. Nikama tu kujipa dakika za kukubali. Kuwa siku imepita na haija kuwa bure. Wakati mwingine jawabu ni tukio ndogo tu kicheko ujumbe mzuri au hata tu huwa siku imeisha salama. Kisha huna hatua ambayo ninaiita kiwango cha maandalizi ya kesho. Sio kupanga kila kitu. Lakini kama binadamu, ua unahisi tulivu. Zaidi ukiangalia angalau kesho haitakushika kama hujajipanga hua nafikiria mambo machache. Kesho nataka kufanya nini muhimu? Nikitugani kimoja tu ambacho nikikifanya? Si ku haitakua mbaya. Hii ina nisaidia kula usingizi ni kiwanahisia ya uthabiti. Baada ya mambo ya kiakili, huingia upande wa kutuliza mwili na kaa kitandani au kwenye kiti changu cha pembeni na kufanya kitu cha kunishusha kasi. Inaweza kuwa ni kusikiliza muziki kwa utaratibu, ule wapiano au sauti za mvua. Wakati mwingine ni kusoma kurasa tatu tu za kitabu. Sio kitabu kilicho fanya akili ikimbie, la bali nizi hadithi nye pesi na zoruhusu macho kuchoka vizuri. Kitu kingine ambacho husaidia ni kupumua kwa makini, kuhema ndani taratibu, kushikilia sekunde chache, nakisha kutoa pumzi pole pole. Hii hunifanya kuhisi kama mwili unazimika taratibu, kama taa inayopunguza mwanga. Sehemu ni nayo ipenda zaidi ni ile ya shukrani za jioni. Sio lazima iwe kitu kubwa, wakati mwingine ni shukrani ya kuwa nimefika nyumbani salama salmi. Au shukrani ya kuwa na mtu ni ye kutana naye leo. Au hata shukrani kwa kitu kidogo kama chakula kizuri. Au upepo mzuri wa jioni. Kutoa shukrani hunifanya ni ingie usingizini nikiwa na hisia ya wepesi kama moyo hauja beba makovuya siku. Mwisho kabisa kabla ya kulala huwanapenda kuweka chumba kimia na kupunguza mwanga karibu kabisa. Maranyingi dakika chache za kukaa kimia. Bila muziki wala simu ndiyo zinazoleta ile hali ya sawa. Sasa ni talala. Ni muda wakuruhusu mwili useme kuwa umechoka na akili ikubali kusimama. Na hivyo divyo jioni yangu inavyo kuwa. Sikitu cha ajabu, si ratiba ya nguvu, bali mchanganyiko wa kutulia, kujiangalia na kujiandaa kwa kesho. Ni utaratibu mdogo ambao hufanya maisha kua kamilifu lakini hufanya moyo kua na amani kabla ya kulala.

Kila ninapo fungua dirisha langu kuna utulivu fulani unaonipokea. Ule utulivu unao hunifanya kusahau kupumua kwa kina. Mandhari inayo iona mara nyingi sio kitu cha kushangaza sana. Zii, lakini ina ule uzuri wa maisha ya kila siku. Unao kuwa kwa taratibu, hadi unauzoea. Nikiwangalia ulimwengu kutoka hapa, huwa naanza na vitu vidogo. Mti mmoja au miwili. Ona wasimama pale kama walinzi wa mazingira. Majani yao yanasongea taratibu ya kicheza na upepo kama kujisalimia wenyewe. Wakati mwingine, jua likichomoza au likizama, mwanga wake hubadilisha rangi ya kila kitu inje. Miti ile ile ambayo mchana huonekana ya kawaida, jioni hubadilika pia. Ni kama dunia inajiweka kwa nafasi ingine nzuri bila kuomba ruhusa. Ukiondoka kwenye miti, kuna barabara isio na haraka nyingi. Watu hupita wengine kwa miguu, wengine kwa baiskeli, wengine wakikimbia kwa shughuli zao, watu hawa ni sehemu ya mandhari yangu pia. Japo wengi wao sidhani kama wanajua nimekuwa nikiwatazama kwa mwaka mzima. Kila mmoja ana hadithi yake, lakini wanapita tu kwa dakika chache. Mbele ya dirisha langu, wakiacha alama dogo dogo ya maisha ya binadamu. Hatuwa za haraka, simu sikioni, mtoto akiruka ruka, mtu mzima akitembea pole pole, kana kwamba hapendezwi na kukimbizwa na muda. Kuna pia sauti ambazo zinakamilisha mandhari. Sio sauti kubwa apana, mara nyingi kelele za ndege, upepo, magari machache. Asubuhi sauti za ndege huwa nyingi sana. Zinategeneza muziki wa bure ambao hupungua kadri jua linavyo panda. Usiku sauti kubwa zaidi ya upepo au mbwa wa umbali. Mandhari inabadilika lakini utulivu unabaki pia. Nikichunguza vizuri, ninajiona jinsi misimu inavyofanya kazi yake. Wakati wa mvua, majani yanangaa kama yamepakwa mafuta. Matone ya kitengeneza, chembe chembe ndogo, zinazoteleza kwenye kioo cha dirisha. Kila tone huonekana kama lina hadithi yake ndogo, linakuja, linaishi kwa sekunde chache, kisha bila shaka linashuka na kuungana na mengine. Wakati wa kiangazi, anga huwa safi sana, na pia upepo hupeperusha majani kwa haraka zaidi, kana kwamba dunia imeamka kwa nguvu zaidi. Nyakati nyingine, natoka tu kwenye dirisha, siku tazama, bila kuhisi. Kuna hali ile ya kawaida ambayo hewa unahisi kabla huja iangalia. Kuna siku ambazo upepo, unakwambia kabisa, leo dunia imepoa. Na kuna siku ambazo, joto la inje lina kokutana na baridi ya ndani na ukifunga dirisha tu, unahisi hewa hiyo ikikuskuma usa wako kwa njia ya upole. Lakini uzuri mkubwa zaidi ya mandhari kutoka dirishani mwangu hauko kwenye vitu vinavyo onekana tu apana. Bila shaka ni kwenye namna inanifanya nijisikie kila ninapotazama inje na patwa na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi. Hata kama siku imekuwa ngumu aje mandhari hii inanipunguzia ukali wake. Iko pale kunikumbusha ya kwamba, dunia inaendelea, watu wanaendelea, upepo unaendelea, na mimi pia ninaweza kuendelea. Kwa hiyo, kila mara ninapoangalia inje ya dirisha langu, si mimi tu ninayetazama. Ni roho yangu, pia inakumbushwa kupumua, kutulia, na kufurahia uzuri wa kawaida tunaoishi, noo bila kutambua bila shaka.

Mimi binafsi huwa napeda sana kukimbia. Na leo ningetaka tuzungumze kidogo, kuhusu kukimbia. Ni jambo rahisi lakini lenye faida kubwa kwa afya. Kukimbia si lazima iwe ngumu, na pia unaweza kuanza hata kidogo. Kwanza, kabla ya kuanza, hakikisha umevaa viatu vinavyofaa na mavazi yasiyo kikwazo. Fanya pia mazoezi madogo ya mwili, kama kunyoosha mikono na miguu ili kuepuka majeraha. Wakati unapokimbia, zingatia pumzi zako. Jaribu kupumua kwa mdomo na pua na pia kwa mpangilio. Ili mwili wako uweze kupata oksijeni ya kutosha. Hii inasaidia kuepuka uchovu haraka na kufanya kukimbia iwe jambo rahisi zaidi. Faida za kukimbia ni nyingi kwa moyo na mapafu. Kunasaidia kuhimarisha nguvu za mwili. Pia mwili huchochea kemikali za furaha na za kufanya ujisikie vizuri. Kwa upande mwingine, huwa kunasaidia kudumisha uzito, bila kusahau kuhimarisha mifupa yako, na hata kuboresha usigizi wakati unapoenda kulala. Ikiwa wewe ni mgeni katika kukimbia, anza tu kidogo. Kwa mfano, unaeza kukimbia kwa muda wa dakika kumi pekee, mwanzoni kisha, unaongezea muda pole pole pole pole. Chagua njia ilio salama na yenye usawa kama bustani au pia barabara zisizo na magari mengi. Ili kuzuia ajali unapokimbia. Pia, unaweza kufanya zoezi hili kufurahisha kwa kuunganisha muziki au pia na marafiki pamoja. Kukimbia ni zaidi ya mazoezi ya mwili. Ni njia ya kuboresha afya yako jameni. Kwa jumla, na kwa kuongeza furaha ya akili. Kila hatua ya unayoichukua ni hatua ya nguvu, na pia ya ustawi. Kwa hiyo, chukua viatu ndugu yangu. Anza kidogo na uanze safari ya kukimbia leo. Na bila shaka, utakuja kunishukuru.

Hujambo, leo nataka kuzungumza. Kidogo kuhusu jinsi ninavyoshugulikia makosa kazini. Ni jambo ambalo ni muhimu. Sanasana kwa kila mtu anayefanya kazi. Kwanza kabisa, huwa napenda kuanza kwa kusema. Kuwa makosa ni sehemu ya kazi. Na hakuna mtu anae hepa makosa. Njia ninayopendelea ni kutokana na utulivu na mtazamo chanya. Badala ya kuogopa au hasira. Kila kosa ni nafasi ya kujifunza na kuboresha. Sio la kuogopa au la kuchukia. Na, hatua ya kwanza ninayoichukua ni kudhibitisha ukweli wa tatizo. Hii inamaanisha kuchunguza ni nini kilitokea, lini kilitokea, na kwa nini kilitokea. Napenda kupata uwelewano wa kila kina kabla ya kuchukua hatua yoyote. Hii hunisaidia kuepuza maamuzi ya haraka ambayo yanaweza kuharibu zaidi. Hali au kuathiri wenzangu bila sababu. Baada ya kuthibitisha ukweli, hatua inayofuata ni kutafuta suluhisho. Hii inaweza kuwa kwa kurekebisha kosa moja baada ya lingine. Kumsaidia mtu aliyekosea au kupanga njia ili kazi iendelee bila usumbufu wowote. Wakati mwingine, hii humaanisha kufanya kazi na wenzangu ili kupata suluhisho bora zaidi. Ushirikiano hapa ni muhimu sana. Kwa sababu mara nyingi, makosa hayahusishi mtu mmoja tu hapana. Pili, napenda kujifunza kutokana na makosa. Badala ya kuangalia kama tatizo tu, naangalia ni somo gani linaloweza kutolewa kutoka kwa hiyo makosa. Kwa mfano, ikiwa kuna tatizo la kuripoti taarifa, naweza kupanga mfumo wa kuthibiti taarifa ili tusirukie na tusirudie kosa hilo siku zijazo. Hii ni njia ya kugeuza makosa kuwa fursa ya kurekebisha michakato na ustadi. Vile vile, napenda kuwa muwazi na mwenzangu. Nikiona kosa linaweza kuathiri timu huwa napendea kuzungmza nao moja kwa moja. Nafafanua tatizo kuonyesha jinsi linavyoweza kuadhiri kazi na kushirikiana nao kupata suluhisho zaidi. Hii hunisaidia kuimarisha uhusiano kazini na pia hunifanya kila mtu ahisi kuwa sehemu ya suluhisho. Mwisho kabisa ni muhimu kubaki na msukumo wa nidhamu. Makosa hayatokomei lakini ni njia tunayoifunza na kuboresha. Kila hatua ya utatuzi kujifunza na kushirikiana na wenzetu inasaidia kuboresha kazi na pia kuimarisha timu. Kwa hivyo, badala ya kuogopa makosa napenda kuwashughulikia mimi binafsi. Kwa mtazamo chanya, uangalifu wa zaidi na wa karibu na pia ushirikiano. Kwa ufupi na kwa ujumla ninashughulikia makosa kazini kwa roho ya utulivu. Uchambuzi polepole, ushirikiano na wengine wanaofanya kazi pamoja na wao, na kujifunza. Lengo ni kuhakikisha kazi inaendelea vizuri, bila pingamizi yoyote. Kila mtu anapata nafasi ya kujifunza na timu inaboresha utendaji wake kwa muda. Makosa, si mwisho wa dunia. Bali, ni fursa ya ukuwaji na ustawi kazini. Ningepeda pia kujua wewe mwenye ungeshughulikia makosa kazini vipi.

Leo ningependa kuzungumzia kidogo kuhusu jinsi ninavyo himiza ushirikiano katika timu jambo ambalo ni muhimu sana na kwa mafanikio ya kazi yoyote ile kwanza napenda kuanza kwa kusema kuwa ushirikiano ni msingi wa kila timu yenye mafanikio hakuna mtu anayefanikisha kazi kubwa peke yake hapana. Kila mtu anatakiwa kuchangia, kushirikiana, kufanikisha, kusaidiana na malengo ya pamoja. Jambo la kwanza ninayofanya ni kuunda mazingira ya uwazi na pia la heshima. Hii inamaanisha kila mwanatimu anapewa nafasi ya kuzungumza kuelezea mawazo yake kushirikiana bila hofu ya kutuzwa au kupuuzia maoni yake. Nikiona wenzangu wanahisi huru kusema mawazo yao mara nyingi ushirikiano unakuwa rahisi na wa kiasili. Pili napenda kuwahimiza uwajibikaji na mgawanyo wa majukumu. Kila mtu anapojua ni jukumu gani linawekwa kwake na jinsi linavyohusiana na malengo ya timu. Inasaidia kukuondoa mkanjanyiko au miongano. Hii pia inachochea kila mtu kuchangia kikamilifu kwa sababu wanajua mchango wao ni muhimu sana. Tatu, napenda kuchukua muda wa kutambua na kushukuru michango ya wenzangu. Ushirikiano, unakuwa pale ambapo kila mtu anahisi kudhaminiwa. Kwa mfano, napenda kushukuru au kutoa pongezi pale wenzangu wanapotoa wazo nzuri. Au kusaidia kumaliza kazi kwa wakati hii huchochea hali chanya na kuimarisha uhusiano wa timu. Bila shaka huwa nawapigia makofi. Kushirikiana katika kutatua matatizo ni njia nyingine ya kuhimiza ushirikiano. Badala ya kutatua changamoto peke yangu napenda sana kuwaleta wenzangu pamoja. Tunazungumzisha suluhisho. Tunafanya kila mtu ajisikie ni sehemu ya mchakato. Njia hii husaindia wenzangu kujuhusisha kikamilifu, pia kujijenga uaminifu, na kuimarisha mishikamano wa timu. Pia mimi napenda kuchanganya mafunzo na burudani. Kwa mfano, tunaposhiriki mazoezi madogo, au shughuli za kibiashara, au michezo ya timu, watu hujifunza kushirikiana kwa ajili ya asili. Hii si tu huimarisha uhusiano, mbali pia inasaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi wakati wa shughuli rasmi. Mwisho napenda kuwa msukumo, wa kuongoza kwa mfano, nikionyesha jinsi ninavyo shirikiana kuwa wazi kuhesabu michango ya wengine, na kushirikiana kwa nidhamu. Wenzangu wanapokea msukumo huo na kuiga. Hii ni njia ya mmoja ya moja ya kuimarisha ushirikiano katika timu pamoja. Kwa kifupi, kuhimiza ushirikiano, kunahitaji uwazi. Bila kusahau uwajibikaji, kushukuru michango inayochangiwa na marafiki au watu wengine, kushirikiana katika kutatua matatizo, burudani, kuongoza kwa mfamo na kwa heshima. Tukijenga haya, timu inaweza kushirikiana kwa ufanisi kufanikisha malengo na kila mmoja kujihisi ni sehemu muhimu ya mafanikio.

Jinsi ninavyowasiliana na wafanya kazi wenzanguni jambo ambalo ni la muhimu sana ili kazi iwe na mwendo mzuri na timu ifanye vizuri pia. Napenda kusema kuwa mawasiliano bora ni msingi wa kazi yoyote ile. Bila mawasiliano mazuri, kunaweza kuonekana ukosefu wa uwazi, mikanganyiko na hata matatizo ya siyo ya lazima. Kwa hiyo, napendelea kuwa wazi na waukweli katika kila mawasiliano. Hii inamanisha kuweleza mawazo yangu kwa uwazi, kutoacha mambo yasio eleweka, na pia kusikiliza kwa makini kile wenzangu wanachosema. Pia, napenda kutumia mbinu mbalimbali za mawasiliano kulingana na hali. Wakati mwingine, tunaweza kuzugumuza ana kwa ana, haswa pale tunapohitaji kufafanua, jambo muhimu au tatizo fulani. Wakati mwingine, mawasiliano kupitia barua pepe, jumbe au mifumo ya ndani ya kampuni ni rahisi zaidi. Hasaa kwa mambo ya kuratibu au taarifa za haraka. Kubadilisha mbinu kulingana na hali kunasaidia kuhakikisha kila mtu, anaelewa na kuna uwazi. Tatu, kusikiliza kwa makini ni jambo ambalo linasaidia sana sana. Situ kuzungumza hapana. Bali pia kuelewa hisia. Changamoto za wenzangu na pia mawazo. Kwa kufanya hivyo napata picha kamili ya hali na hivyo kufanya maamuzi bora ya yenye uwiano. Kusikiliza bila kuchochea wenzangu kuzugumza kwa uhuru na kujihusisha kikamilifu katika kazi. Uwa napenda kuwasiliana kwa heshima na marafiki zangu. Mazugumzo yenye heshima yanachochea kuaminiana na heshima ni msingi wa uhusiano mzuri kazini. Nikizugumza kwa heshima na kwa mtindo wa kirafiki, wenzangu hujihisi huru, wanashirikiana, kuuliza maswali, na pia kutoa mawazo yao bila kuhofia mtu ya yote. Vile vile, huwa napenda kutoa maoni na marejesho kwa wakati. Kujadili maendeleo, kutoa pongezi pale panapo stahili, na kutoa mrejesho. Wa njia ya kunjenga kuna saidia wenzangu kujua ni wapi wanapafanya vizuri na wapi wanaweza kuboresha. Mrejosho huu unachochea maendeleo binafsi na timu kwa ujumla. Mwisho napenda kuhimiza uwazi na ushirikiano katika mazungumzo. Kwa mfano ikiwa kuna tatizo badala ya kulificha au kulifanyia kazi peke yangu napenda kuwaleta wenzangu pamoja. Tunaelezea tatizo, tunashirikiana kupata suluhisho pamoja, jambo hili huimarisha mshikamano wa timu. Na pia, huakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake, analokua anafaa kufanya. Kwa kifupi, mawasiliano yangu na wenzangu yana jengwa kwenye uwazi, urafiki, heshima, mrejesho, na pia ushirikiano. Njia hii inasaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi, kuondoa mkakanjiko na kuhakikisha kila mmoja anahisi ni sehemu muhimu ya mafanikio yake kwa ujumla.

Kama nishawai kujifunza kupiga gitaa, ni jambo ambalo nikeba leto tuzugumzia kulihuzu. Jambo ambalo linaweza kuwa furaha kumbwa. Chagamoto ya akili na njia ya kujieleza kisanii. Ingawa mimi binazi, siwezi kushika gitaa. Naweza kukupa muongozo wa kufanikisha, ujifunze kupiga gitaa. Kwanza kabisa, jambo la muhimu na lamaana zaidi ni kujua aina ya gitaa, unayotaka kujifunza. Kuna gitaa tofauti kama la umeme na zigine mingi, kila moja inalatha na changamoto yake. Kwa wanao anza, maranyingi gitaa ni rahisi zaidi kwa sababu ni rahisi kushika na kufanya mazoezi ya msingi. Kisha, kujifunza msingi ya gitaa ni hatua ya kwanza na ya lazima pia. Huwa inajumuisha jinsi ya kushika gitaa vizuri, jinsi ya kueka mkono wakushoto kwenye mnyororo na mkono wakulia, au kuponda nyuzi. Ukishajua misingi hii, inaweza kuunda msingi thabiti wa kuendeleza kujifunza midundo tofauti. Baada ya hapo hatua inayofuata ni kujifunza bila shaka mambo mengine. Vile vile unafaa ujifunze midundo kathaa ambayo ni muhimu zaidi. Unavyo piga nyuzi za gitaa kwa mpangilio mfulani na hili huongeza muziki na mpangilio wa sauti. Kwa kwanza unaweza kujaribu midundo rahisi na polepole unaongeza kasi kadri unavyokuwa hodari. Pili naweza kushauri kujifunza nyimbo za india na ambazo ni rahisi. Nyimbo rahisi zinasaidia kuona maendeleo yako haraka na pia hukupea motisha mkubwa. Ukishanza kuona unavyoeza kuimba na kucheza wimbo kwa wakati moja ni isia nzuri sana na pia inakuinua moyo wa kuendelea. Kuna njia nyingine nzuri ya kujifunza na hiyo ni kutumia video ya mafunzo au programu za gitaa. Kutazama mkono wa mfudishaji, jinsi anavyo bandika nyuzi na jinsi anavyo piga midundo kuna saidia sana. Hii ni njia ya kuona kila kitu kwa wazi. Badala ya kulazimisha, maelezo ya maandishi pekee. Mwisho ni muhimu kuwa na mtulivu na uvumilivu wa kufanya mazoezi kila siku. Kupiga gita ni ujuzi unaohitaji muda na pia mazoezi ya mara kwa mara. Hakikisha ya kwamba, unafanya mazoezi ya aina tofauti tofauti kila siku. Hata kama ni dakika kuminatano peke yake. Mazoezi madogo, lakini ya kila siku yanaweza kukufanya uwe hodali bira shaka dani ya wiki chache tu. Kwa kifupi, kujifunza kupiga gita kuna hitaji kujua gita lako. Kujifunza misingi, rahisi, midudo katharika nyimbo rahisi, kutumia mafuza ya video, na pia kufanya mazoezi ya kila siku. Kwa kufanya hivi, na kwa uvumilivu na furaha, utapata ujuzi, na pia furaha kubwa ya muziki. Kwa hivyo, chukua gita lako leo. Anza kidogo kidogo usiogope kufanya makosa apana, na pia ufurahie kila hatua ya kujifunza. Kupiga gita si tu kujifunza muziki apana. Bali pia ni njia ya kujieleza, kujenga uvumilivu na kupata furaha ya maisha yako.

Jinsi ambayo yenye nafanya kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa mazingira yetu sisi wenyewe. Plastiki nyingi hutengeneza takataka isio yeyuka kwa miaka mingi. Na inaweza kuharibu viumbe hai, mito na bahari. Kwa hivyo kila hatua tunaochukua kuipunguza ni muhimu. Kwanza ninaanza kwa kuepuka bidhaa za plastiki za matumizi moja kadri inavyowezekana. Kwa manufaa na badala ya kutumia chupa za plastiki napendelea kutumia chupa za chuma au glasi ambazo zinaweza kutumika mara nyingi. Vivyo hivyo, badala ya kutumia mifuko wa plastiki dukani napenda kubeba begi la kitambaa au la tela. Kila ninaponunua virago vyangu. Pili napendelea kutumia tena plastiki nilio nayo badala ya kuirudisha moja kwa moja kwenye taka. Mfano, nikiweka plastiki ya chupa au boxi, nitaitumia tena, kuhifadhi vitu, badala ya kuirusha kwenye chupu, tupu au taka. Njia hii, inapunguza idadi ya plastiki inayotupwa kila siku. Napenda pia kuchagua bidhaa zenye zina manufaa kwa mazingira. Sasa, kuna bidhaa nyingi ambazo zimebadilisha plastiki na vinafaa vinavyoyeyuka au vinavyoweza kutumika tena, kama vile karatasi au chuma. Kwa kuchagua bidhaa hizi, si tu napunguza plastiki hapana. Bali, pia ninaunga mkono kampuni zinazojali mazingira. Mimi pia huchambua matumizi yangu ya plastiki kila siku, ambalo ni jambo lingine na la muhimu zaidi. Napenda kuangalia ni wapi napo plastiki nyingi hutumika na kujaribu kupanga mbadala. Kwa mfano, badala ya kutumia pipi au kikombe cha plastiki kila siku naweza kutumia kikombe changu, cha chuma au kikombe cha glasi. Hii ni njia ya vitendo ya kupunguza plastiki kila siku. Vile vile, napenda kushirikiana na wenzangu. Na jamii napeda kuwaelimisha wengine juu ya umuhimu wa kupunguza plastiki na kushiriki mawazo ya mbadala. Tukifanya hivyo wenzetu wanaaza kufuata mfano huu na hivyo kupunguza plastiki kwa wingi zaidi kuliko tunavyoweza kufanya pekee yetu. Najifunza na kubadilika ambalo ni jambo la muhimu. Dunia inabadilika na mbadala mpya la plastiki huwa zinapatika na kila mara. Kupitia kujifunza, kubadilisha tabia yetu. Na kuwa na nidhamu ya kutumia plastiki kwa busara. Tunaweza kufanya mabadiiko makubwa kwa mazingira sisi wote pamoja. Kwa kifupi, kupunguza plastiki, kunahusisha kuepuka mambo mengi sana. Matumizi ya plastiki moja, kutumia tena plastiki iliopo. Kuchagua mbadala rafiki kwa mazingira na pia kuchagua matumizi ambao kushi tunashirikia na jamii na pia kujifunza mbadala mpya. Kila hatua ndogo, tunaochukua ni faida kwa dunia yetu na kwa mazingira yetu sisi wenyewe. Kwa hivyo, chukua hatua leo, ndugu yangu, dada yangu. Tumia mbadala ya plastiki, shiriki maarifa na wengine. Na tuwe sehemu ya mabadiliko chanya kwa mazigira yetu.

Kati ya michezo yote inayochezwa katika michezo ya olimpiki mchezo ninaopenda zaidi ni mbio za mita mia moja huu ni mchezo ambao unafanyika kwa muda mfupi sana. Lakini umejaa msisimko mkubwa nguvu na kasi ambayo haiwezi kulinganishwa na kitu kingine chochote. Kila wakati hatua ya mwisho inapowadia na wanariadha wanapojipanga kwenye mstari wa kwanza moyo wangu huanza kwenye kasi, huenda kwa kasi kwa sababu najua ninakaribia kushuhudia sekunde chache ambazo zinaweza kusimulia historia yangu. Sababu ya kwanza ninayoupenda mchezo huu ni maandalizi yake ya taaluma ambayo inahitajika. Watu wengi wanaweza kufikiria kuwa mbio za sekunde kumi ni rahisi lakini ukweli ni kwamba. Mafanikio hayo yanahitaji miaka mingi ya mazoezi kujitolea na nidhamu ya hali ya juu. Wanariadha wa mita mia moja hufanya kazi kwenye nguvu ya misuli, mbinu ya kukimbia, kasi ya kuanza na hata jinsi ya kupumua. Kila kitu hata namna ya kuweka vidole ardhini kabla ya kuanza kinaweza kubadilisha matokeo sababu lingine ni kwamba mchezo huu ni wa wazi na haukupi nafasi ya makosa. Katika michezo mingine, unaweza kuwa na muda wa kujirekebisha, lakini katika mita mia moja. Kosa tu kidogo kwenye kuanza, kupoteza usawa au kupumua vibaya linaweza kumgharimu mwanariadha ushindi wake. Hilo ndilo linalofanya sekunde hizi kuwa za thamani sana. Ni sekunde ambazo huonyesha kile mtu amejenga kwa miaka mingi. Kwa kuongezea, historia ya mbio ya mita mia moja imekuwa na wanariadha wakubwa. Walioweka alama katika ulimwengu wa michezo. Mmoja ya wanariadha ninayemkumbuka ni yule aliyekimbia kwa kasi sana. Kiasi cha kuonekana kama yuko katika dunia yake mwenyewe. Lakini zaidi ya majina kinachonivutia ni kwamba kila mchezaji anayeshiriki huwa ni miongoni mwa wanadamu wenye kasi zaidi duniani. Hilo pekee linaweza kuweka msisimko wa kipekee. Huwa nakumbuka mara ya kwanza niliyoanza kufuatilia mbio hizi kwenye televisheni. Ilikuwa ni jioni, mashabiki walikuwa wanapiga kelele, taa zilikuwa zinawaka uwanjani, na kamera ilionyesha wanariadha wakiwa na sura za umakini mkubwa. Ilipobaki sekunde chache tu kabla ya mbio kuanza, ukimya ulitawala. Na halafu, mlio wa bunduki ukavunja utulivu. Wanariadha waliondoka kwa kasi ya ajabu kiasi ya kwamba hata kamera ilihitaji kufuata kwa umakini zaidi sana. Nilipomaliza kutazama. Nilijiambia bila shaka kwamba. Huu ni mchezo nitakaopenda daima na daima milele. Mchezo huu pia unafundisha maadili muhimu ya maisha. Kama vile nidhamu kupanga mikakati kutumia nguvu kwa wakati sahihi na kutokata tamaa mwanariadha anahitaji kuamini mwili wake, akili yake na mazoezi yake. Na hata kama hatashinda, kila mbio inakuwa ni fursa ya kujifunza na kuimarika pia. Na hilo ni somo muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa kifupi, ninaupenda mchezo wa mbio za mita mia moja kwenye olimpiki kwa sababu ni mchezo wa kasi, msisimko, nguvu, historia na akili. Kila unapochezwa, huwa unaunganisha mashabiki kutoka nchi mbalimbali. Bila kujali lugha utamaduni au rangi, kila mtu anataka tu kuona nani atakuwa mwanadamu mwenye kasi zaidi duniani katika siku hiyo. Na ndiyo maana kati ya michezo yote ya olimpiki mbio za mita mia moja zitabaki kuwa mchezo unaonivutia na pia kunitia moyo na kunikumbusha ya kwamba wakati mwingine mafanikio yako yote yanaweza kuamuliwa katika sekunde chache tu.

Swali ambalo je? Kama napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa upande wangu mimi napenda sana kujaribu vyakula vipya, kwa sababu chakula si tu kitu kinachokuliwa ili kushiba. Bali pia ni sehemu ya utamaduni, historia na maisha ya watu kutoka maeneo mbali mbali duniani. Wakati mwingine unaweza kujifunza mengi kupitia sahani moja tu, kuliko vile unaweza kujifunza kupitia maneno au vitabu. Sababu ya kwanza inayofanya niwe na hamu ya kujaribu vyakula vipya, ni kwamba ladha mpya huamsha ubongo na hisia. Kila mara ninapokutana na chakula ambacho sijawahi kuonja. Najikuta nimejaa shauku ya kujua kinaonja vipi? Imeandaliwa vipi? Imetoka wapi? Kwa mfano, mara ya kwanza kuonja chakula kilichopikwa kwa kutumia mdalasini, pilipili au sosinene za matunda, ilikuwa uzoefu wa kipekee. Kwa macho, vinavyoonekana kama kawaida. Lakini mdomoni, vinakuwa na mchanganyiko wa ladha ambao, hukufanya utake kuonja tena. Sababu ya pili ni kwamba, vyakula vinatuunganisha. Unapokaa mezani na watu, hata kama ni wageni, chakula kina uwezo wa kuvunja ukuta wa aibu au tofauti. Watu wanapenda kuwa kukula pamoja. Wanajadili sahani walizowahi kufurahia. Wanabadilisha mapishi na mara moja mazugumzo yanakuwa mepesi zaidi. Nimegundua ya kwamba, kuuliza mtu "unapenda kula nini?" Ni njia nzuri sana ya kuanza mazugumzo mapya. Kwa njia hii, kujaribu chakula kipya si kwa ajili ya ladha tu. Mbali pia, ni kwa ajili ya kujenga uhusiano. Kwa upande mwingine, kujaribu chakula kipya, kunaniwezesha kupunguza uoga na kuongeza ujasiri. Watu wengi wana tabia ya kula vitu vile vile kwa miaka mingi, bila kubadilisha chochote. Lakini unapojijaribu kuonja kitu kipya, hata kama ni kidogo tu, unaanza kujenga tabia ya kupanua mipaka ya maisha yako. Nadhani huu ni mfano mdogo, wa jinsi tunavyopaswa kukabiliana na maisha. Kujaribu vitu vipya, kuchunguza na kutokuwa na hofu ya kushindwa au kukosea. Kumbukumbu yangu ninaipenda sana kuhusu chakula kipya. Ilitokea nilipojaribu sahani ambayo si kuwahi kuiona kabla. Mwanzoni nilikuwa najisikia kama najiingiza kwenye kitu kisichojulikana, lakini nilipoionja, nilishangaa kwa jinsi ilivyokuwa na ladha tamu na tofauti kabisa. Watu huo, watu walijifunza kwamba wakati mwingine vitu vinavyoonekana vya ajabu vinaweza kuwa vizuri kuliko unavyo dhani. Moja tu masomo ninayopata. Ya kwamba kusita kufanya hutunyima uzoefu mzuri bila sababu. Na bila kusahau, kujaribu vyakula vipya, kunanipa fursa ya kuifahamu dunia bila hata kusafiri. Leo unaeza kula chakula cha India, kesho cha Korea, halafu kesho kutwa cha Italia. Kila sehemu ina viungo vyake, mitindo ya kupika na mila zake. Kwa sababu, hiyo kuhuduria sherehe, masoko ya vyakula, au hata mikahawa mipya huwa kama kusafiri bila tiketi ya ndege. Ni kama kutembea kupitia ulimwengu wa ladha. Kwa kweli, si kila chakula kipya huwa kitamu kwa kila mtu. Kuna wakati unaweza kuonja kitu na kusema si ladha yako. Lakini hata hapo, bado unakuwa umejifunza kitu. Na hilo ndilo muhimu. Kujaribu kuna maana kuliko kukataa bila sababu. Uzoefu, ndio unaojenga simulizi zetu za maisha. Kwa hiyo, nikijibu swali kwa muhtasari ndio. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu vinanipa furaha, vinaniunganisha na watu, vinanifunza mambo mapya kuhusu ulimwengu na vinanifanya kuwa jasiri katika mambo madogo na pi makubwa. Naamini kwamba kila mtu, hata kama si shabiki wa vyakula angalau, anapaswa kujaribu mara moja.

Kushughulikia wateja ni jambo muhimu sana katika biashara yoyote. Iwe ni biashara ya kampuni, dogo au shirika kubwa. Wateja ndio msingi wa mafanikio ya biashara kwa sababu bila wao hakuna mauzo, hakuna mapato na hakuna ukuwaji. Kwa hiyo, swali la unashugulikia wateja vipi lina umuhimu mkubwa na linaweza kujibiwa kwa kueleze hatua, mbinu na mtazamo ambao unatumika katika kutoa huduma bora kwa wateja. Jambo la kwanza la kuangazia katika kuwashugulikia wateja ni kuwasikiliza kwa makini. Mara nyingi tatizo halipo kwenye bidhaa au huduma bali kwenye kutosikilizwa. Wateja wanaposikia wamesikilizwa wanawezakua watulivu zaidi. Wanaeleza mahitaji yao na hata kama hawatapata suluhisho haraka, wanathamini sana kwamba walieleweka kusikiliza pia kunakusaidia kupata taarifa sahihi kuhusu tatizo au hitaji la mteja. Baada kukisikia au kutoa suluhisho, lisilohitajika. Jambo la pili ni kuheshimu na kuthibitisha hisia za mteja. Wateja wanawezakuja wakiwa na hasira, wakiwa wamechoka au wakiwa na hofu kuhusu jambo fulani. Badala ya kubishana nao au kua mkali ni vizuri kutumia maneno kama naelewa unavyohisi au pole kwa usumbufu ulioupata. Maneno kama haya mara nyingi hupunguza msuguano na kumjenga mteja kujiamini kwamba yuko sehemu sahihi inayofaa. Heshima inajumuhisha pia namna tunavyoongea. Nauli tunayopandisha au kushusha na jinsi tunavyowajibu kwa ustaarabu. Jambo la tatu ni kutumia maswali kwa busara ili kupata ufafanuzi zaidi. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi mteja haelezi kila kitu kwa undani ama kwa sababu ya muda, ama kwa sababu hajui nini cha kusema. Kwa mfano, unaweza kuuliza, tatizo lilianza lini, ulishajaribu suluhisho lolote au, malengo yako ni yepi? Maswali haya yaonyesha kwamba tunajali na tunataka kumsaidia mteja si tu kumaliza mazungumzo jambo lingine ni kutafta suluhisho linalofaa kwa haraka iwezekanavyo. Wateja, wengi hawapendi kusubiri. Ikiwa tatizo ni la msingi kwao, ikiwa suluhisho linawezekana kufanyika papo hapo, basi ni vizuri kulifanya maramoja tu. Lakini kama suluhisho lina hitaji muda, hatua bora ni kumwambia mteja. Kweli ukuhusu muda unaohitajika na hatua zinazofuatwa. Uwajipikaji na uwazi hujenga imani kubwa. Halafu kuna jambo la maana sana ambalo ni kufuatilia baada kutoa suluhisho. Hii ni hatuwa ambayo biashara nyingi huzisahao. Kumfuata mteja baada ya muda mfupi na kuuliza kama tatizo limeisha au kama anahitaji msaada zaidi. Humfanya mteja ajisikie wa thamani. Pia huonyesha kwamba huduma kwa mteja sio tukio la mara moja. Bali ni uhusiano unaoendelea. Mara nyingi hatua hii hujenga wateja wa kudumu na kupunguza malalamiko ya baadaye. Jambo lingine muhimu ni kutovaa moyo binafsi. Wakati mwingine kuna wateja wanaokuja wakiwa na hasira au maneno makali lakini si kwa sababu wanachukia wewe, bali wanapambana na hali fulani. Kumbuka kuwa, wewe ni sehemu ya suluhisho. Kua sehemu ya tatizo, kwa hiyo ni muhimu kubaki mtulivu, mchagamfu na mtaalamu. Ata kama upande wa pili hauko katika hali nzuri. Hatimaye, kushugulikia wateja ni pamoja na kuomba maoni na kujifunza kutokana na nalo. Maoni yanatusaidia kuboresha huduma, kujua wapi tunafanya vizuri na wapi tunahitajika kubadilika. Wakati mwingine, maoni yanaweza kuwa makali au magumu, lakini yanaleta mabadiliko ya ukweli. Biashara zinazokataa maoni mara nyingi hukwama, lakini zile zinavyochukua kwa uzito huendelea kukua kwa ujumla.

Katika ulimwengu wa leo wa kidigitali, programu zimekua sehemu muhimu sana katika maisha ya watu wengi. Tumezoea kuzitumia katika kazi, katika mawasiliano, katika burudani, na hata katika kujifunza. Kwa hiyo swali la unatumia programu mara nyingi linaweza kuonyesha tabia zetu za matumizi ya teknolojia aina ya kazi tunazofanya na matakwa yetu ya kila siku. Kwa upande mwingine, nina programu kadhaa ambazo nazitumia mara nyingi, kulingana na malengo na mazingira tofauti. Kwanza kabisa, katika upande wa mahasiliano, nina programu kama WhatsApp, Telegram na wakati mwingine Instagram Direct. WhatsApp ndio ninayotumia sana kwa sababu ni rahisi. Inakasi na inaruhusu kutuma picture, video, sauti na mafaili bila shida yoyote ile. Telegram pia hutumika kwa mazungumzo marefu na kuhifadhi mafaili makubwa. Wakati Instagram natumia zaidi kuwasiliana na watu. Ninao kutana nao kupitia mitandao ya kijami programu hii zinahakikisha ya kwamba naweza kuzungumza na marafiki familia na hata wenzangu kwa kazi bila vikwazo upande wa pili ni programu za kazi na masomo katika eneo hii natumia sana google chrome kwaajili ya kutafuta taarifa na kutafuta utafiti. Natumia Microsoft Word kuandaa nyakati kama ripoti, barua na maandishi mbalimbali. Upande wa uchambuzi wa data au kupanga bajeti. Natumia Microsoft Excel ambayo huwa inasaidia kupanga tarifa katika jedwali. Kufanya hesabu na pia kuchora grafu. Pia natumia Google Drive na OneDrive kuifadhi mafaili mitandaoni. Ili niweze kuyafika popote ya ninayo yapata. Kwa upande wa mikutano ya mitandao, natumia Zoom na Google Meet. Ambazo, zimekua muhimu sana kwa mawasiliano ya kikazi na kielimu. Katika upande wa burudani, ninapogramu kama YouTube na Netflix. YouTube huwa natumia sana kwa kujifunza kama vile kuto fanya kazi, course fulani, kutazama mihadhara au kupata maarifa kuhusu mada mbali mbali. Lakini pia nimetumia kwenye burudani. Kwa kuzikiliza muziki au pia kutazama makala ya kusisimua Netflix natumia zaidi wakati wakupumzika. Kutazama filamu au tamthilia. Programu hizi zinasaidia kueka uwiano kati ya kazi na kupumuziko. Upande mwingine ambapo napenda ni uhariri wa pictures na video. Kwa picha natumia programu kama Canva na PiskArt. Canva inasaidia kutengeneza mpango kadi au michoro yenye maandishi kwa sababu ina templeti nyingi tayari PiskArt inaipenda kwa sababu ina uhuru wa kuhariri picha kwa ubunifu zaidi. Kwa upande wa video, natumia CupCut kwa sababu ni rahisi kutumia na inazana nyingi za uhariri. Bila kulazimika kuna ni ujuzi mkubwa, hei inasaidia kuaandaa video fupi kwa ajili ya mitandao au matumizi binafsi. Kwa upande wa muziki, nina Spotify, ambayo inasaidia kusikiliza nyimbo na podcast kulingana na hisia zangu za siku. Muziki huwa inasaidia kufanya kazi kwa makini, kupanga mawazo au kupumzika. Kinachovutia kuhusu matumizi ya programu ni kwamba kila programu ina nafasi yake na inaleta thamani tofauti. Lazima uchegue programu kulingana na kazi unayotaka kufanya. Kwa mfano, huwezi tumia WhatsApp kuhariri picha na huwezi tumia Canva kwa mazugumuzo ya kila siku. Kwa matumizi ya programu ya nategemea, lengo, mazigira na pia muda. Kwa kifupi ninaweza kusema kuwa programu zinazotumiwa mara nyingi zina gawanyika katika makundi, kadhaa na kila kudi lina mchango muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Na linaonyesha jinsi teknolojia ilivyo bandilisha mtu tunavyo ishi, tunavyo fanya kazi na tunavyo wasiliana.

Katika ulimwengu wa sasa ambamo majukumu yameongezeka na muda unaonekana kupungua. Uwezo wa kuongeza uzalishaji umekuwa jambo muhimu sana. Uzalishaji haumanishi tu kufanya kazi nyingi. Hapana bali kufanya kazi kwa ufanisi kwa ubora na kwa njia inayokusaidia kufikia malengo yako bila kuchoka kupita kiasi. Kila upande wangu kuna mbinu kadhaa ninazozitumia kuongeza uzalishaji katika maisha ya kila siku. Nianze na kusema ya kwamba mpangilio wa siku kila asubuhi au siku kabla ya kulala napenda kupanga mambo muhimu ambayo nahitaji kufanya siku inayofuata. Hii inanisaidia kuamka nikiwa na mwelekezo wazi badala ya kuuliza nafsi. Nianzie wapi? Mpango huu huwa na orodha ya kazi. Muda ninaokadiri kutelekeza kila kazi na upya wa muda wa kukamilisha. Huwanga kunaleta utulivu, kunapunguza msongo wa mawazo, na kunanipa nafasi ya kufahamu vipaombele vyangu. Binu ya pili ni kuweka vipaombele. Si kila siku ina uzito sawa, kuna kazi za haraka, za muhimu na za kusubiri. Kwa hiyo, nahakikisha naanza na kazi muhimu zaidi ambazo zinachangia mafanikio ya muda mrefu. Au hazipaswi kucheleweshwa, hii inanisaidia kuepuka kushughulika na mambo madogo madogo huku mambo makubwa yakisubiri kwa tayari. Ukianza na kazi kubwa mapema, hata kama siku haitakuwa kamilifu, utakuwa umefanya kitu chenye maana. Mbinu ya tatu ninayoitumia ni kufanya kazi kwa vipindi. Badala ya kufanya kazi bila kupumzika kwa saa nyingi, napenda kutumia mbinu kama. Pomodoro ambapo nafanya kazi kwa dakika ishirini na tano, hadi arobaini na tano. Kisha napumzika kwa dakika tano, hadi dakika kumi. Hii inasaidia ubongo kubaki makini bila kuchoka sana. Kipindi kimoja, kinaweza kuonekana kidogo, lakini ukijumuisha vipindi vinne au vitano. Unakuwa umefanya kazi nyingi bila kujituma kupita kiasi mbinu ingine ni kupunguza usumbufu. Usumbufu wa simu, taarifa ya WhatsApp mitandao ya kijamii au mazugumzo yasiyo ya lazima, unaweza kuharibu umakini na kuondoa mwelekeo. Kwa hiyo, wakati nafanya kazi muhimu, napenda kuweka simu kimya au mbali kuzima taarifa za mitandao. Na wakati mwingine kufunga kabisa mitandao ya kijamii, hii inasaidia kufanya kazi kwa kipindi kirefu, kukatizwa na matokeo yake ubora na kasi huongezeka. Mbinu ingine ni kutunza mwili na akili. Inaonekana kama sio sehemu ya uzalishaji, lakini kwa kweli ni msingi wake. Kupata usingizi wa kutosha kunywa maji, kula vizuri na kufanya mazoezi kunasaidia sana kuongeza uwezo wa ubongo. Kufanya kazi vizuri, wakati mwili umechoka au akili imejaa msongo, hata kazi ndogo zinaonekana kuwa kubwa. Kwa hiyo, kuwekeza katika afya ni sawa na kuwekeza katika uzalishaji. Mbinu ingine ni kuepuka kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Watu wengi huamini kuwa kufanya kazi pamoja ni ishara ya kuwa mzuri, lakini ukweli ni kwamba inashusha ubongo na kuongeza makosa. Mimi napenda kumaliza kazi moja, kabla ya kuanza kazi nyingine. Hii inasaidia kuzingatia kwa undani, kuboresha umoja wa kazi, na kupunguza muda unaopotea kubadili mawazo mara kwa mara. Hatimaye, mbinu ya saa saba ni kufanya tathmini ya wiki. Mwishoni wa wiki napenda kukaa na kuangalia nini nimekamilisha? Ni nini sikufanikiwa? Ni wapi nilipoteza muda? Ni wapi ninaweza kuboresha? Hii tathmini inanisaidia kujua maelezo na maendeleo yangu na kurekebisha mikakato yangu. Bila tathmini, unaweza kuendeleza makosa yale yale kila siku bila kugundua. Kwa ujumla, kuongeza uzalishaji si swala la kujilazimisha kufanya kazi nyingi, bali ni kujifunza kutumia muda vizuri, kujua lini upumzike na wakati gani ushambulie kazi muhimu.

Kwa upande wangu, ndiyo ninatumia video kama njia ya mawasiliano. Na sababu ni kwamba video imekuwa njia ambayo inaunganisha watu kwa urahisi, haraka na kwenye namna yenye kueleweka zaidi. Leo hii, watu wanazidi kutegemea video kuliko maandishi peke au sauti peke yake. Kwa sababu video inakupa uwezo wa kuona mwili, mihemko, mazingira na hata muktadha wa kile kinachoelezwa. Kwa hiyo video sio tu mawasiliano mbali pia ni uzoefu kamili. Kwa mfano nikitaka kueleza jambo ambalo ina hatua nyingi au lina vitu vingi vinavyoonekana. Mara nyingi video inakuwa bora kuuliko maandishi. Wakati napiga video naweza kuonyesha kitu halisi mbele ya kamera. Na mtazamaji anaelewa mara moja bila kuuliza maswali mengi. Hivyo video inasaudia kupunguza mkanganyiko na kuongeza uelewa. Sababu nyingine ninayotumia video kwa mawasiliano ni kuwa inaleta ukaribu ambao maandishi hayawezi kutoa. Wakati unamwona mtu akiongea, unaona tabasamu lake, uso wake, uitikio wake, mikono yake, na hata mazingira alipo. Hisia hizo zinakuwa uelewa na kuleta mawasiliano, yaliyo hai zaidi. Hii ni muhimu sana hasa unapowasiliana na rafiki zako, familia au watu unaowafanya na wakazi kombani. Katika dunia ya leo video pia inatumika sana katika elimu na mafunzo. Kwa mfano ukiangalia you tube kuna mamilioni ya video zinazo fundisha vitu mbalimbali kama vile hesabu, sayansi, lugha na teknolojia, ufundi, na hata ujuzi wa maisha ya kila siku. Elimu kupitia video, pia inaleta uhuru wa mtazamaji, kwa sababu unaeza kurudia mara nyingi hadi uelewe zaidi. Mbali na elimu, video pia ni muhimu kwenye biashara makampuni mengi leo hutegeneza video za kutangaza bidhaa, kueleza huduma au hata kujenga uaminifu kati yao na wateja. Kwa sababu video ina muunganiko wa picha, sauti na mara nyingine maandishi, inakuwa na uwezo mkubwa wa kushawishi na kubadilisha maamuzi ya watu. Kwa mfano, mtu akiona video ya bidhaa ikitumika halisi, anaweza kujua kama inafaa kwake kuliko kusoma maelezo marefu ya maandishi. Kwa upande wa kijamii, video imebadilisha kabisa namna tunavyowasiliana. Kupitia mitandao ya kisasa, watu wanatumia video kuonyesha maisha yao, kushirikiana mawazo, na kujenga mahusiano mapya. Video fupi zimekuwa njia ya kuelezea mengi bila kutumia maneno mengi. Hata video za sekude thelathini zinaweza kusema mengi zaidi kuliko ukurasa mzima wa maandishi. Hata hivyo, pamoja na faida zake video ina chagamoto pia. Mojawapo ya changamoto ni kuwa ni si kila wakati watu wako katika mazingira mazuri ya kupiga au kutazama video. Kwa sababu, video inaweza kuhitaji utulivu, interneti ya kutosha, na kifaa chenye uwezo mzuri. Pia kuna suala la, faraga, kwa sababu video inaweza kurekodi vitu ambavyo havikupangwa au vinaweza kutafsiriwa vibaya. Kwa hiyo, wakati mwingine maandishi au sauti, zinaweza kuwa bora zaidi. Hasa kama mtu anaongea kitu cha binafsi au cha siri. Kwa upande wa vikwazo vya kijamii, si kila mtu anajisikia vizuri kuonekana mbele ya kamera. Watu wengi wanapata wasiwasi au hawapendi kuonyesha sura zao kwenye video. Hivyo, video haiwezi kuchukua nafasi ya njia zote za mawasiliano. Mbali ni nyongeza kulingana na haja za mazingira.

Wakati minahitaji msaada kazini, huwa ninafuata hatuwa kathaa, ambazo zinaisaidia kutatua chagamoto bila kuharibu. Mtiririko wa kazi. Kwanza kabisa, kabla sijawapa msaada kutoka kwa mtu mwingine, ninajidhamini na kujaribu kutatua mwenyewe. Hii ni muhimu kwa sababu kazi yoyote inaweka msingi wa kujitegemea na uwezo wa kujifunza. Kwa mfano, naweza kupitia nyaraka za kazi, kuangalia sera za kampuni, au kufuatilia maelekezo ambayo yalishawishi kutolewa kwa kazi kama hiyo. Mara nyingi, ndani ya taarifa hizo, hua kuna majibu ambayo naweza kutumia bila kumuhusisha mtu mingine moja kwa moja. Hata hivyo, si kila tatizo linaweza kutatulua haraka au kwa njia ya kujitegemea pekee. Kwa hiyo, ninapojaribu na bado nashidwa kupata majibu, hatua yangu ya pili ni kuchunguza changamoto hiyo kwa kina. Hapa ninajuliza maswali kama vile. Tatizo hili, lipo upande wa kiufundi, lipo kwenye mawasiliano, au ni swala la uamuzi. Kuchambua tatizo, kunaniwezesha kuelewa aina ya msaada ninaouhitaji. Na pia, kunapunguza muda wa kumweleza mtu mwingine kuhusu kile ninachokosa. Baada ya hapo, ikiwa bado ninahitaji msaada, hatua yangu ya tatu ni kutafuta raslimali, za ndani, za kampuni, au taasisi. Kwa mfano, nitaangalia kama kuna mwongozo wa mtandaoni, vipeperushi, video za mafunzo, au mbinu zingine za kujifunzia ambazo zinaweza kutua uwafanuzi. Katika mazingira ya kazi ya kisasa, kampuni nyingi hutumia huduma kama intaneti ambapo wafanyikazi wanaweza kupata majibu haraka bila kulazimika kusubiri. Hii ni njia nzuri ya kuokoa muda na kuendeleza na kazi bila kuendelea kukwama. Iwapo hata baada ya kutumia lasrimari, za ndani napo nahitaji msaada wa kibinadamu. Hatua yangu inayofuata ni kumuuliza mwenzangu ambaye ana uzoefu kwenye eneo hilo. Kumuuliza mwenzangu kunanisaidia kwa sababu mara nyingi hua wamewaikukutana na changamoto kama hiyo au wana maelekeza ya vitendo ambayo si rahisi kuyapata kwenye nyaraka. Ninaheshimu sana muda wa watu kwa hiyo ninakua tayari na maelezi kwa ufupi na ya kueleweka kama vile tatizo ni nini. Nimejaribu njia gani, na ninachohitaji ni msaada wa aina gani hii inafanya mawasiliano kuwa rahisi na ya heshima. Katika mazingira ya kazi, ushirikiano na wenzako ni muhimu. Kwa hiyo, kuomba msaada hakumaanishi kuwa huwelei kazi yako. Bali inaonyesha kuwa una nia ya kufanya kazi kwa ubora na kwa usahihi pia kuna faida nyingine kwa sababu unapomuuliza muenzako unaimarisha mahusiana ya kikazi, unajifunza uzuri mpya na unajenga mazingira ya kuaminiana. Iwapo swala linahusu uamuzi mkubwa ambao unahitaji ruhusa au mwelekeo wa cheo cha juu. Kama vile mzimamizi au meneja, basi ninawasiliana nao moja kwa moja katika hatuwa hii. Siombi msaada kwa namna ya kutojua, apana. Bali, nawasilisha taarifa kamili. Ili waweze kufanya maamuzi sahihi. Ninawapa muktadha wa tatizo, madhara ya kusubiri, na chaguzi zinazo wezekana kama zipo. Hii inawezesha waamuzi kuzingatia muda, ubora na kiwangu vya kampuni. Baada kupata msaada ninauhitaji, hatua yangu inayofuata ni kujifunza kutokana na msaada huo ili nisirudie kosa au swali lile lile baadae. Ninapenda kuandika kidogo kama kumbukumbu au kuhifathi taarifa hiyo sehemu ambayo nitaipata haraka wakati ujao. Hii inanisaindia kuongoza ufanisi na kupunguza utagemezi usio wa lazima.

Katika maisha kila mmoja wetu anawatu waliumfundisha mambo muhimu na si lazima wae walimu rasmida rasani apana. Kwa upande wangu, mtu alienifundisha jambo muhimu sana ni mamayangu. Ingawa alinifundisha mambo mengi. Kuna somo moja ambalo limekuwa msingi wa maisha yangu mpaka leo. Samo la kuwajibika na kujituma bila kusubiri kushindikizwa. Nilipokuwa mdogo, sikuwa na hamasa sana ya kufanya mambo kwa wakati. Nilipeda kucheza, kuairisha majukumu na kujisa hau katika mambo madogo madogo. Wakati mwingine hata majukumu rahisi kama kupanga vitabu, kusaidia nyumbani au kusoma nilikuwa naona kama ni yakubana uhuru wangu. Lakini mama yangu alikuwa na mtazamo tofauti. Aliniambia kwamba maisha hayawi rahisi kwa yule anayikimbia majukumu. Baadhi yanakuwa mazito zaidi. Mama hakuwai kunifundisha hayo kwa kuongea tu. Bali kwa vitendo. Kila siku aliamka, anaamka mapema. Anapalilia bustani, anapanga nyumba, anafanya kazi bila malalamiko, na mara nyingi bila kuonekano akilazimishwa na mtu. Alikwa na msemo moja, aliaupeda sana. Ambao ulienda hivi. Ukitangulia, unajiwekia nafasi ya kupumua badaye. Nilidhani ni maneno ya kawaida tu. Lakini kadri nilivyoendelea kukua ndipo nilielewa zaidi. Kila somo kilianza kunitia kupita matukio madogo madogo. Kwa mfano, siku moja nilikuwa na kazi ya shule ambayo nilikuwa nimeairisha kwa siku nyingi sana. Nilipofika hio siku ya kukabidhi nilikuwa nimechoka sina muda wa kutosha na nililazimika kuifanya kwa haraka sana. Ilikuwa pigo kwangu kwa sababu si kufanya vizuri na mwalimu alinipa maoni ya liyoniumiza kidogo. Wakati na rajia nyumbani ilikuwa na hasira na huzuni lakini mama hakunilaumu. Badala yake alinuliza tu swali moja. Jee, ungekuwa na tabu hii kama ungeanza mapema nilikaa kimya nikajua jibu ni hapana. Siku moja baadae, alinionyesha jinsi ya kupanga majukumu kidogo kidogo bila kusubiri mtu. Haku niwekea ukali, haku nitishia, bali alinionyesha kwa vitendo, aliniambia. Ukizoea mambo ili yaende vizuri bila kusukumwa na utakuwa na amani ndani yako. Nilinyamaza kidogo, nikipanga ratiba ya kusoma, kufanya kazi ndogondogo nyumbani, na baada ya muda, nikaona mabadiliko. Nilianza kujisikia vizuri, nikimaliza mambo mapema badala ya kusubiri hadi dakika za mwisho. Kupitia somo hilo nilijifunza kuwa kuwajibika hakumanishi tu kufanya kazi apana. Bali kufanya kazi kwa wakati kwa umakina na kwa kujituma hata kama hakuna anaye kuona. Hili limenletea manufaa ma kubwa sana maishani. Shuleni ilinisaidia kusoma kwa utaratibu bila msongo wa mawazo baadae kazin ilinisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati na kuwa heshimu pia watu ninaofanya kazi nao. Hakuna kitu kinachoonyesha uzito wa mtu kama uwezo wake wa kutegemeka. Kwa hiyo, mama yangu alinifundisha somo muhimu sana ambalo hadileo na amini limenifanya kuwa mtu bora. Lakini pia alinifundisha njia nyingine ya kulitazama. Alisema kwamba kujituma situ kwa sababu ya kazi apana. Balipia kwa kujilea mwenyewe, aliamini kuwa mtu anayakuja kuwajibika katika madogo madogo ata imudu mambo makubwa pia. Hivyo, somo hilo hali kunitegeneza tu katika upande wa elimu au kazi, balipia katika kujijua kama mtu. Kwa kumalizia, nina poulizwa, nina ni alia kufundisha jambo muhimu? Jibu langu ni mama yangu alinifundisha kwa matendo kwa upole, kwa mfano wa maisha na kuniamini hata nilipo kuwa na kosea.

Ndiyo, ninatumia miwani na hii ni mada ambayo inaonekana rahisi kwa juujuu, lakini ukichunguza kwa ndani unaunda inahusu afya utunzaji binafsi urefu wa maisha na namna tunavyokabiliana na changamoto ndogondogo ambazo mara nyingi watu hawazifikirii sana. Mimi nilianza kutumia miwani baadaya kugundua kuwa macho yangu yalikuwa anaanza kuchoka sana wakati ni naposoma. Au kufanya kazi kwenye kompyuta kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu nilikuwa na jidanganya kwamba hali hiyo itapita ye nyewe. Lakini ukweli ni kwamba haikuwahi kupita ilizidi kuongezeka. Kipindi hicho nilikuwa napata maumivu ya kichwa mara kwa mara. Macho ya likuwa ya naungua na wakati mwingine, maandishi kwenye karatasi au screen ya likuwa ya naonekana kama ya mejipinda au kufifia. Nilidhani hii ni kawaida kwa mtu anayefanya kazi nyingi. Lakini, baada ya muda ni kagundua kuwa si uchovu tu, bali macho ya likuwa ya napitia mabadiliko. Baada ya ushauri wa marafiki, niliamua kufanya uchunguzi wa macho huo ulikuwa mwazowa safari yangu ya kutumia miwani. Uchunguzi wa macho ulifanyika hospitalini na matokeo yangu ya lionyesha ni natatizo la kuona karibu vizuri kuliko mbali. Hali ambayo madaktari au watu wanaiita macho ya mbali. Mtaalamu wa macho aliniambia kuwa si tatizo kubwa lakini ni jambo ambalo linahitaji uangalizi na msaada wa miwani. Nilipata miwani yangu ya kwanza na nakumbuka muda wangu wa kwanza kuivaa kila kitu kilionekana tofauti. Maneno kwenye screen yalikuwa safi zaidi, wabango mbali yalikuwa yanapitika vizuri na hata rangi zilionekana kuwa imara na safi. Nilipata hisia ya kushangaa kwa sababu sikuwa na najua kwamba nimekua nikiishi katika ukungu mdogo. Kwa muda mrefu bila kutambua, kwaupande wa matumizi, miwani ime nisaidia sana katika shughuli za kila siku. Na kwakua na miwani ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Naweza kusoma bila kuchoka haraka, na pia naweza kufanya mawasiliano kwa kujiamini zaidi. Kwa sababu naona vizuri ninacho kifanya na ninacho kizungumza. Ukiwa mtu unayetumia muda mwingi kwenye kompyuta kama mimi, utagundua kuwa miwani, siyo tu msaada wa kuona. Balipia kinga, dhidiya uchovu wa macho. Kwa hiyo miwani haijawa kitu cha kifahari au mapambo kwangu, bali imekua zana ya kazi. Hata hivyo, kutumia miwani pia kuna changa motozake ndogo ndogo, kwa mfano wakati wamvua miwani inapata matone na inakua vigumu kuona. Wakati wakuvaa barakoa kipindi cha COVID, miwani ilikuwa inapata ukungu kilamara. Jambo ambalo lilikuwa linanifanya nicheke na kukasirika kwa wakati mmoja. Pia wakati mwingine napoteza miwani au naiacha mahali fulani bila kujua. Na hiyo inanifanya nitumie muda kuizunguka kuliuliza. Iko wapi tena hii miwani yangu lakini pamoja na changamoto hizo ndogo ndogo faida zake ni nyingi zaidi kuliko usumbufu. Kuna pia swala la kijamii, baadhi ya watu wanaamini kuwa kuvaa miwani kuna kufanya uonekane mwerevu au msomi zaidi. Na wengine wanahisi kuwa miwani ninzigo au inafanya waonekane tofauti. Mimi kwa upande wangu nimeikubali kama sehemu ya maisha yangu ya kawaida bila kuihusisha na sura au mitazamo ya watu. Mwanzoni nilikua na jisikia aibu, hasa nilipo kuwa na miwani mpya kwamara ya kwanza. Lakini baada ya muda nikagundua kuwa, hakuna aliye jali sana kama nilivyokuwa na fikiria. Watu wengi ha watambui kama umevaa miwani mpya, mpaka uwaambie. Moja ya mambo niliyo fundishwa na mtaalamu wa macho. Nikuwa afya ya macho inahitaji uangalizi kwa sehemu nyingine yoyote ya mwili. Aliniambia kuwa ni muhimu kufanya uchunguzi angalau maramoja kwa mwaka. Kubadilisha lens inapohitajika.

Kila mahali pakazi, matatizo hayaepukiki. Kila siku tunaweza kukutana na changamoto, inazo hii itaji umakini, utulivu, na mbinu sahihi ili tuweze kuzi tatua bila kuadhiriwa. Kwa hiyo, ninapokutana na tatizo kazini. Huwa nalishambulia kwa njia ya mpangilio maalumu. Ambao nimeujenga kwa muda. Njia hii imenisaidia kuongoza mawazo yangu, kuokoa muda na pia kuhakikisha kuwa suluhisho ninafika ni sahihi na lina nifaidisha timu mzino. Hatua ya kwanza, ninayo chukua ninapo kutana na tatizo ni kutulia na kulitazama vizuri. Kwenye mazingira ya kazi, ni rahizi sana kuchukuliwa na hisia. Haswa tatizo limejitokelezea gafra au lime kuja wakati ambapo, mambo mengi yako tayari. Lakini, mimi ninajua kwamba uamuzi unatolea kwenye haraka haraka mara nyingi, haui sahihi. Kwa hiyo, nachukua muda mfupi wa kupumua, kujieka sawa, au kuangalia tatizo kwa macho ya utulivu, hii inanisaidia kulipima bila mkazo usio wa lazima. Hatua inaofuata ni kuchanganua tatizo lenyewe. Ninajuliza maswari kathaa, tatizo hili, linasababishwa na nini, ni laki ufundi. Na mawasiliano, la ratiba, la srimari, au limetokana na tarifa zisizo kamili. Ninapochunguza chanzo, mara nyingi ninagudua kuwa tatizo haliko katika sehemu kubwa, bali kwenye kipengele kidogo ambacho kilipuuzwa. Hii hatuwa ya kuchambua ni muhimu sana kwa sababu, bila kuelewa chanzo, uweze kupata suluhisho la kudumu. Kisha nina kusanya taarifa zote muhimu mara nyingi matatizo yanaitaji data, mifano au maelezo kutoka kwa watu wengine. Hapa naweza kuuliza mwenzangu alie karibu na kazi hiyo. Kuangaria historia ya tatizo hilo au kupitia nyaraka za kampuni kama muongozo wa taratibu. Nataka kuwakikisha kwamba sifanyi maamuzi nchua upumi, bali ju ya ukweli. Uamuzi sahihi hutegemea taarifa sahihi. Baada ya hapo, ninapenda kugawanya tatizo katika vipade vidogo. Hii ni mbinu inayo rahisisha sana utatuzi wa changamoto kwa mfano. Kama tatizo lina husu kazi ambayo imekwama, nitaangaria hatua kwa hatua. Jee, kuna tarifa inayo kosekana? Jee, kuna ruhusa inayohitajika. Jee, kuna mchakato uliofanyika vibaya. Kwa kuagawanya, tatizo kipipande vidogo. Inakuwa rahisi kuona wapi pa kuanzia na wapi panahitaji. Mbuvu zaidi. Ninapokuwa na picha kamili. Hatua inayofuata ni kufikiria suluhisho mbadala. Sifungi mawazo yangu kwenye jia moja tu. Pana. Najaribu kuangalia njia tofauti, njia rahisi, njia muda mfupi, njia muda mrefu. Nauliza maswali kama, njia hii inaitaji muda gani, nauliza maswali kama, jee, salama, jee, inaweza kurudia tatizo. Kwa kufanya hivi, ninapata mtazamo mpana zaidi. Ninatendo kupata suluhisho, ninatoa kipaumbele kwa ufanisi na athari. Naangalia ni suluhisho gani litatoa matokeo bora kwa muda mfupi bila kuwaziria bora wa kazi. Kwa mazingira ya kazi, sii kila suluhisho linalo wezekana ni sahii. Kama tatizo linaitaji hatua ya haraka nachagua suluhisho linalo tatua tatizo kwa wakati huo. Kisha natafuta suluhisho la kudumu badaye. Baada ya kutekeleza suluhisho, ninapenda kufuatilia matokeo yake, jee, tatizo lime tatuliwa kikamilifu, jee limepungua, au bado kuna mabaki ya matatizo, kufuatilia kuna nionyesha kama ninaweza kurudi kwenye kazi ya kawaida, au kama inahitaji kuboresha suruhisho hilo. Utatizo wa matatizo, sii tukio moja ni mchatato.

Soli, lililoulizwa ni kama napenda kucheza mcheza ya video. Ukweli ni ya kwamba, ndio, napenda mchezo ya video. Lakini si mchezo wowote tu, kuna aina fulani ambazo zimevutia na pia kuna sababu kwanini ninayafurahia. Katika dakika hizi chache, nitashiriki ni mchezo wa gani ninapenda, kwanini ninapenda, na pia ninaona mchezaa video imechangania vipi kwenye maisha yangu ya kila siku. Kuna aina mbili ya michezo ninayoipenda zaidi. Aina ya kwanza ni michezo ya hadiri defu. Hii ni michezo kama Ghost of Tukushima. Kwa michezo ya aina hii, kinachonivutia zaidi ni namna wanavyojenga tabia. Migogoro na mazingira ni kama kuangalia filamu, lakini hapa wewe ndi ya muhusika mkuu unaeadhiri matokeo. Aina ya pili ya michezo ya ushindani, hasa michezo ya mtadaoni, hii michezo hunipa changamoto na mara nyingi naingia kucheza na marafiki. Sio kila siku lakini inapotokea ni burudani tosha. Kuna watu wanaona mchezo video kama kupoteza muda, lakini kwa upanda wangu, kuna mambo muhimu yanayonivutia. Kwanza, mchezo ni aina ya kupumzika akili, baada ya kazi au shughuli nyingi, hata dakika thelathini za kazi zinaweza kurekebisha mawazo. Pili, mchezo mingi inahitaji mkakati na kufikiri wa haraka. Unachifunza kufanya maamuzi kwa muda mfupi, kutambua vipaumbele na kupanga njia mbadala. Tatu, michezo mtandaoni imekua sehemu ya kijamii. Unakutana na watu tofauti unasema nao. Unashirikiana nao. Na mara nyingi unajega marafiki kwa mazingira ambayo. Usingetarajia. Hivyo, siyo tu michezo, ni pia mahali pa mawasiriano? Kwa upande wa manufaa, nimegudua michezo imenisaidia kwa njia zisizo na moja kwa moja. Kwa mfano, michezo ya hadithi imenisaidia kuboresha uvumilivu na uwezo wa kufuatilia masimulizi. Wakati michezo ya ushindani imenisaidia katika kuwasiriana na timu kufanya maamuzi chini ya presha na kukubali kupoteza bila kukata tamaa. Kwa sababu, katika michezo, siyo kila wakati unashinda, apana. Michezo pia imechangia kuboresha kiingereza. Hasaa pale unapo lazimika kusoma maelekezo, kusikia majadiriano ya wa husika, au pia kuwasiliana na watu kutoka nje ya nchi. Kama ilivyo vya vitu vingi tunavyovipenda, kuna changa moto pia. Moja ni muda, ikiwa haujiwekei mipaka, unaweza kujikuta, unacheza muda mrefu kuriko ulivyo panga. Nimejifunza kueka muda, kama vile kucheza tuu baada ya kazi au weekendi. Changamoto nyingine ni kuwa kuna baadhi ya michezo ambayo inaweza kuwa na maudhui makari. Kwa hiyo, unaitaji kuwa na ufahamu wa umri na aina ya michezo unayocheza. Kwa ujumla, bila usimamizi mzuri, michezo inaweza kua kikwazo, lakini ukiweka mipaka inaweza kuwa burudani inayofaa. Kwa kumarizia, hiyo dio na peda michezo ya video. Lakini, sio kwa maana ya uraibu, bali, kwa sehemu ya burudani, utulivu wa akili na wakati mwingine kujifunza. Kama nilivyosema, ninapeda michezo yenye hadithi mzuri na michezo ya ushindani. Na moja ya sababu kuu ni kwamba, michezo inanipa changamoto na kunipa njia ya kupumzika. Kwa hiyo, kama nigejibu kwa neno moja, jibu ni ndiyo. Napenda michezo ya video. Lakini nyuma ya jibu hilo kuna sababu aina na habari chanya ambazo nimegusia katika muda huu.

Kwa kawaida mimi si mtu wa kula kifunguwa kinywa kisito sana asubui. Mara nyingi ninakua katika harakati za kujianda na kazi, barabara na mambo mengine. Kwa hivyo kifunguwa kinywa changu huwa cha haraka na rahisi. Mara nyingi ninakunwa chai ya maziwa au pia ya tangawizi. Na ambadanisha na mkate au chapati. Hio ndiyo seti yangu ya kawaida ya siku nyingi. Kama nitaerezea kwa undani, zaidi, kitu nina chokula maranyigi zaidi ni chai na mkate, pia mayai. Mkate na mayai, hunipa proteini na wanga ambao hunisaidia kuanzisha siku na nguvu. Chapati nayo ni rahisi kupasha moto kama imebaki ya usiku, au kupika haraka kama nina muda. Kuna siku nyingine, ninapenda uji, hasa uji wa wimbi, au ule unaopikwa na maziwa. Uji unakuwa mzito kidogo na unakaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo huwa mzuri zaidi siku ambazo najua nitachelewa kupata chakula cha mchana. Kuna sababu tatu ya msingi. Zinazofanya niende kwenye hivi vyakula mara nyingi. Sababu ya kwanza ni muda. Siyo kila kitu nina muda wa kupika au kukaa mezani. Sababu ya pili ni urahisi wa upatikanaji. Mkate, mayai, chai, chapati au uji ni vitu vinavyopatikana karibu kila mahali. Sababu ya tatu ni afya na nguvu. Kwa sababu, kifungua kinywa kinaonesha namna siku itakavyo kwenda. Hata kama siwezi kula sana napenda kitu chenye nguvu kama proteini au wanga ili nisiwe regerege kabla mchana. Ingawa nina kawaida ninataja, kuna siku ambazo kifungua kinywa changu hubadilika. Kwa mfano wikendi, nikikaa kwa nyumba bila haraka, naweza kupika vitu tofauti kama mayai ya kukaanga, au hata ndizi na maziwa mtindi. Kuna siku pia, ninakunywa tu maji na kahawa bila kula kitu kizito. Hii hutokea pale nataka kufungua mlo, au napokuwa nimeamka, nikiwa sijajisikia na njaa ya haraka. Kwa hivyo, ingawa kuna seti nimezoea, kunalingana na siku. Kwa kumalizia, ninachokula mara nyingi asubuhi ni chai, pamoja na mkate, mayai au chapati. Hiyo ndiyo mtindo wangu wa kila siku, mara kwa mara. Kwa sababu, ni rahisi. Inapatikana kwa urahisi. Inaniweka na nguvu. Na hainichukuli muda mwingi kutengeneza. Siku ambazo ninahitaji chakula kizito au nikiwa nyumbani wikendi ninabadilisha na mambo mengine kama uji. Kwa hivyo, hata kama kifungua kinywa hakionekani, kama kitu kikubwa kwangu asimilia kubwa ya asubuhi zinajengwa na chai, mkate na mayai. Hiyo ndiyo mtindo yangu ya asubuhi.

Kuhusu hili swali, jibu hili linaweza kutegemea mazingira. Kama ni kazini, kwenye jamii au kwenye timu ya kucheza michezo, lakini kuna sifa fulani ambazo hazibadiliki sana. Na zina mfanya mtu awe sio tu kiongozi kwa cheo, bali kiongozi mwenye kuongoza watu kwa hiari. Kwa hiyo, kwanza kabisa kiongozi mzuri lazima awe mzuri wa mawasiliano. Hii inamaanisha aeleze kueleza maono, malengo, au hata maagizo kwa njia ambayo timu inaelewa. Mawasiliano si kusema tu, bali pia si kusikiliza. Mara nyingi matatizo ya kazini hutokea si kwa sababu watu hawajui kazi hapana. Bali kwa sababu hawajui wanatakiwa wafanye nini au kwa nini wafanye. Kiongozi anapo jua kuwasiliana vizuri, anaokoa muda, anapunguza migogoro, anafanya watu wajisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Sifa ya pili ni uadilifu au kusema ukweli na kuwa mtu wa kuaminika. Watu hufuata kiongozi wanaye mwamini kama kiongozi hana uaminifu. Watu wanaweza kumtii tu kwa sababu ya cheo, lakini hawatamfuata kwa moyo, kiongozi aliye mwaminifu kutoa mfano, hasa katika maamuzi magumu, kama kugawa majukumu, kutoa sifa, au hata kukiri makosa. Uwazi pia unafanya watu wajisikie salama na kujua kwamba mambo hayafanyiki kwa upendeleo au kificho. Sifa nyingine ni uwezo wa kufanya maamuzi. Hasa pale ambapo muda ni mchache au shinikizo ni kubwa. Kiongozi mzuri hawezi kuairisha kila kitu. Anafanya uchambuzi, anasikiliza maoni, halafu anaamua. Hata uamuzi usipokuwa kamili, uwezo wa kuchukua hatua unaonyesha uongozi. Watu hukata tamaa, zaidi wanapokuwa na kiongozi anayesita kupita kiasi. Kwa sababu timu inahitaji mwelekeo. Uamuzi huleta mwelekeo, na mwelekeo huleta matokeo. Sifa ya mwisho ni huruma. Kiongozi mzuri anajua watu wana hisia. Wana matatizo, wana siku mzuri na siku mbaya. Anaweza kuelewa mtu bila kuhukumu na bila kuona udhaifu. Hii ni muhimu kwa sababu. Uongozi hauhusiani tu na kazi. Bali, pia na watu. Timu inafanya kazi vizuri zaidi ikiwa inajua kuna aina kiongozi anayeona utu. Si mashine tu za kazi. Huruma inajenga uaminifu na huruhusu watu wawe wa kweli. Sifa ingine ni uwezo wa kuhamasisha. Kiongozi sio mtu anayelazimisha, bali mtu ambaye watu wanataka kumfuata. Anaweza kuwafanya watu waone thamani yao waamini uwezo wao na wafanye zaidi ya walivyodhani wanaweza. Kiongozi wa aina hii huona talanta huikuza na husherekea mafanikio ya wengine bila wivu, hii inasabaisha watu wawe bora sio kwa hofu. Bali kwa kujitolea. Mwisho, kiongozi mzuri anahitaji mchanganyiko wa sifa kadhaa. Ambazo ni mawasiliano, uadilifu, uwezo wa kuamua, uhuruma, uwezo wa kuhamasisha. Hizi ni sifa husaidia kuongoza watu si kwa cheo, bali kwa ushawishi na heshima. Kiongozi wa aina hii, hujenga timu, si kuivunja, huonyesha mfano, si kuamuru tu. Kwa hiyo kama ningetaja kwa ufupi, kiongozi mzuri ni yule anayewezesha wengine.

Swali lenyewe laonekana rahisi rakini majibu yake mara nyingi yanategemea na ratiba majukumu tabia na hata afya ya mtu. Kwa hiyo, katika hivi nitaelezea kawaida yagu ya usiku. Nini unichewelesha na ni maragapi na lala mapema? Kwa kawaida, mimi si mtu anayelala mapema sana, lakini pia ya sii mtu anayekesha hadi usiku wamanane. Mara kwa mara. Kwa siku ya kawaida za kazi, ninakua nimesha lala kati ya saa tano na saa sita usipu. Hiyo huwa inategemea nimiaza shuguri gani mapema na ratiba yangu ya kesho ikoje. Kwa hiyo, kama nigetoa wastani, nigesema kwa siku nyingi narara karibu saa tano, hadi saa sita za jioni. Kwa saa, kuna mambo machache ambayo, mara nyingi hunifanya niende kulala kucherewa zaidi kuliko kawaida. Jabo la kwanza ni kazi kama ninayoifanya sahili. Asaa, kama kuna kitu najaribu kugimaliza kabla ya kesho. Wakati muingine, minahitaji muda wa utulivu na usiku ni mzuri kwa hilo kwa sababu hakuna kelele, kuna stima zinaita, na akili ikotulivu. Jabo la pili ni internet na simu. Kwa sababu ni rahisi sana kuingia kwenye video moja alafu nyingine hadi unaona saa imeenda. Hii utokea sana kama uko kwenye mitandao. Jabo la tatu ni michezo au filamu. Hapo muda unaenda bila kugundua. Ingawa na lala. Wastani wa saa tano au saa sita usiku kuna siku ni napata kulala mapema. Hii hutokea sana kama nimeamka mapema sana asubuhi. Au kama, nimechoka kimwili kwa sababu ya safari, mazoezi au kazi. Katika siku kama hizi naweza kuwa, nijimisha lala kufikia saa tatu au saa nane usiku. Pia kama najua kesho nina jaba muhimu kama mtihani au safari ya mapema, ua najiwekea nidhamu ya kulala mapema. Kwa hiyo, si ki la siku nakaa hadi saa sita, lakini ni kawaida yangu kwa masaa kwa siku za kawaida. Kukaa hadi saa tano au saa sita usiku, kuna athari pia. Kwa upade mmoja, kuna utulivu wa kufanya kazi au kupumzika kimawazo bila usumbufu. Lakini kwa upade mwingine, ukilala kuchelewa na ukaamka mapema, unaweza kuwa mchovu au kukasirika kirahisi. Kwa hiyo nimegudua, inabidi nijue ni siku gani, ninaweza kukaa, kuchelewa na ni siku gani, siwezi kukaa kuchelewa. Kwa kumarizia, jibu la moja kwa moja ni kwamba, nakaa hadi karibu saa sita au saa saba usiku kwa kawaida. Igawa, kuna siku ambazo na lala mapema, kuringana na hali ya siku sapabu. La kunichelewesha ni kama nikona kazi, kama kuna simu yenye natumia, kama kuna michezo ambayo nayatazama ama kucheza, ama pia kuna filamu yenye nimekua ndikifuatilia, na wakati mwingine usiku nisehemu ya utulivu inayotumia kupanga au kukamilisha vitu nlivyo vibakisha. Kwa hiyo, swali hili linaonekana rahisi lakini inereza mambo mengi kuhusu ratiba. Wanjokumu, pia natabia.

Moja ya vitu, naviapenda sana kufanya na familia yangu ni kula pamoja, hasanjioni au weekend. Kuna kitu kuhusu kukaa kunye meza moja. Tukizugumuza mambo ya siku, tukitania, au tukiaweza mipango ya kesho. Wakati mwingine, ule mulo s iwa kifahari, unaweza kuwa hata chai na mkate peke, au chakula cha kawaida tu. Lakini, ule muda wakukaa pamoja huleta ukaribu. Kula pamoja pia hatusaidia kusikilizana. Mtu anaweza kusema alipitia nini shuleni, kazini au mtaani. Ni aina ya kuleta ushirikiano pamoja ambayo inatokea bila kulazimishwa. Kitu kingine tunachopenda kufanya ni kutazama filamu au tamthiria. Hii huwa inatokea sana sana weekendi au jioni kama shuguri hazikuwa kubwa. Wakati mwingine, tunachagua filamu moja, wakati mwingine, tunangalia tamthiria. Kipindi hiki hua cha kuchekesha kwa sababu kila mtu anamaoni, kuna mtu anapenda, tamdhiria balibari, muisha tunakubalia na kitu cha katikati. Lakini kinacho furahija ni ya kwamba tunavio tazamana, pamoja tukicheka, kushanga, au hata kubishana kuhusu kinacho endelea, ni jabo la kuvutia sana zaidi. Mara nyingine, tunapenda kufanya matembezi mafupi kama vile kutembea kwa bustani, kutembelea dugu au kutembea kwa mtaa, silasima iwe safari guba ya likizo, wakati mwingine, nile tuya kutembea tu kwa mta, karibu au kuenda tu kununua vitu za kupika. Safari hizi hata kama nifupi, kuwa zinatua na hafasi ya kuareta mawazo pamoja, kuongea, na kucheka bila kutatiza na shuguri nyingine. Kuna nyakati pia tunapenda kuenda kanisani au kutembelea wazazi wetu, bila kuzahau dugu wengine. Huo ni muda wa kujega uhusiana wa familia, na kwa upana, kuna kitu kingine ambacho kinaweza kuonekana cha kawaida sana. Lakini si muhimu kufanya shuguri za nyumbani pamoja hi ni kama kusafisha pamoja kupika kufanya ile usafi wa kawaida wakati mwingine na tunaweka muziki kila mtu anafanya jukumulake na mwisho nyumba inakua safi na kila mtu anajisikia vizuri. Kwa nje inaweza kuonekana kama kaze tu lakini ndani yake kuna mafunzo ya ushirikiano kuhajibika na pia kuheshimiana. Muda wa kufanya shuguri hizi na familia ni muhimu kwangu kwa sababu familia dio ya msingi. Kwanza wa utu na kuna kwa mtu kukanao pamoja, kuna jaga uaminifu, kuna tagineza kumbu kumbu za badai, na pia kuna nisaidia kukumbuka kwamba maisha sii kazi tu, sii mambo na kutapesa tu, na sii mashinikiza wa kila siku tu. Wakati mwingine, tunaitaji muda na kukutana na watu tunawapenda ili moyo watu upumuzike. Mwisho mwisho, vitu inavyopenda kufanya na familia yangu ni kula pamoja, kutazama filamu, au tamtiria, kufanya matebezi mafupi, na kufanya shuguri za nyumbani, si mabo ya garama au makubwa sana, lakini hayana maana kubwa. Kwa hiyo jabo la swali hili zinaonyesha kwamba ni na thamini muda. Ukaribu na kubukubu zaidi kuliko vitu vya kifahari. Jee, wewe unapeda kufanya nina familia yako?

Hili swali ambalo ni uwezo gani ungependa kuwa nao? Kwa watu wengi, jibu la swali hili linaweza kuhusisha uwezo wa ajabu kama kuruka, kusoma akili za watu au pia kusafiri kwa muda. Kwa upande wangu, kuna uwezo fulani ambao nimekua nikifikiria mara nyingi na hutokani sana na filamu mbali na maisha halisi. Kwa hiyo, ninaelezea mambo ambayo, uwezo ninautamani sana kuwa nao ni uwezo wa kuelewa na kuwasiliana na watu kwa undani zaidi. Kwa kifupi, ningependa kuwa na uwezo wa kuoneana huruma au uwezo wa kusoma hisia vizuri sana. Sio kusoma akili kama kwenye cinema, lakini kujua mtu yuko katika hali gani, anahisi nini, anahitaji nini. Kwa sababu, mara nyingi changamoto nyingi duniani. Huwa zinatokana sii, tu kwa kukosa maarifa, pekee hapana. Bali, kwa kuto tuelewana. Kuna sababu kadhaa, zinazofanya nichague uwezo huu kuliko nguvu za ajabu. Sababu ya kwanza ni kwamba, binadamu ni viumbe wa hisia na mara nyingi, tunachoshindwa nacho ni kazi bali watu. Kama ungeweza kuelewa, mtu anakuambia, sawa, lakini moyoni, si sawa, ungejia jinsi ya kumsaidia au kumhudumia vizuri. Sababu ya pili, ni kwamba uhusiano wote, iwe kazini, nyumbani, shuleni, au marafiki, unahitaji mawasiliano na pia kuelewana. Na uwezo huu, ungeweza kuboresha sana maisha ya kila siku. Sababu ya tatu ni kwamba uwezo wa kusoma na kuelewa hisia, ungesaidia katika kutatua migogoro, kwa njia ya amani na busara, baada na badala ya nguvu au ukali. Kama ningekuwa na uwezo huu, ungenisaidia katika maneno mengi sana sana kwa maisha. Kwa mfano, kazini, ningejua jinsi ya kuwasiliana na watu wenye tabia tofauti, watu wa haraka, mtu anayekasirika kirahisi, au mtu anayenyamaza. Hii ingenifanya timu, ifanye kazi vizuri bila msuguano. Katika familia, ningejua wakati mtu anahitaji kuongea, wakati anahitaji kuwa peke yake, na wakati anahitaji msaada bila kusema. Hii ingeimarisha uhusiano. Katika jamii, ningetumia uwezo huo kutuliza hali ngumu, kusaidia watu, kuelewana, au hata kusaidia mtu anayepitia changamoto, lakini hawezi kusema. Kwa hiyo uwezo huu ungetumika kila siku bila kuonyeshana bali, kwa utulivu na busara. Kama ningekuwa na uwezo wa kuwasiliana na watu kihisia, naamini ningekuwa bora katika kufanya maamuzi yanayohusu watu. Maamuzi mengi mazuri hayategemei tu taarifa. La, bali, pia muktatha wa hisia, unapojua mtu anaogopa, anataka, amechoka, au amepoteza matumaini, unaweza kufanya maamuzi ambayo, hauumizi bali unajenga. Kwa hiyo, uwezo huu ukanisaidia kuwa kiongozi bora, rafiki bora, na hata mtu bora binafsi. Kwa kumalizia, uwezo ningependa kuwa nao si wa kuruka juu ya majengo, wala kusafiri wakati bali ni uwezo wa kuelewa na kuwasiliana na hisia za watu kwa undani. Uwezo huu ni wa thamani kwa sababu watu wengi hawahitaji mashujaa wa kuwapeleka anga wanahitaji tu mtu wa kuwaelewa. Kwa hiyo, ningepata nafasi ya kuchagua huu ndio uwezo ningechagua. Na ninaamini ungebadilisha namna ninavyohisi na kujuhusisha na watu wanaonizunguka pia.

Mazingira ni maisha. Ni hewa tunayopumuwa. Maji tunayokunywa. Chakula tunachokula na dunia tunayoyacha kwa vizazi vijavyo kwa hiyo kuliza swali kama hili ni muazo mzuri wakua sehemu. Na suluhisho. Kwa upande wangu ingawa mimi binafsi siwezi kuchukua hatuwa kimwili. Naweza kuelezea mtazamo ambao mtu anaweza kuwa nao na kwa nini hatua ndogondogo zina manfa kubwa. Jia ya kwanza ya kulinda mazingira ambayo nina thamini sana nikupunguza taka. Leo kuna datizo la taka nyingi ambazo huishia kwenye athi na hata baharini. Plastiki penye pake inachukua mamia ya miaka kuoza. Na katika safari hiyo inadhiri wanyama bahari na udongo pia. Kwa hiyo, mtu anaweza kuchagua vitu isivyo kuwa na plastiki nyingi. Au kununuwa bidhaa zisiso kuweza kudumu kwa muda mrefu badala ya kuzitupa mara moja. Hata kuacha kutumia chupa za plastiki na kutumia chupa ya chuma au glass ni hatuwa dogo inayofanya tofauti kubwa. Hatuwa ingine ni kutumia tena ambayo, mara nyingi huwa inasahulika. Watu wengi, uki mbilia kutupa vitu ambavyo, bado vina matumizi. Mufano ni mbivu kwa plastiki, chupa, vyombo na nguo. Kwa kutumia tena vitu hivi marakatha, tunapunguza taka na tunapunguza mahitaji ya kutegeneza vipia ambavyo vina garama kubwa kwa maisha na kwa mazingira. Kutumia tena ni ubunifu pia unaweza kutengeneza vyombo vya kupanda mimea kupanga vitu nyumbani hata kuviuza kwa watu wengine. Jia nyingine ni kuchakata. Kuchakata ni muhimu sana sana kwa sababu inasaidia kurudisha marigafi kwenye maisha. Bada ya kutegemea marigafi mapia kutoka Athene. Plastiki chuma karatazi na kioo vyote vinaweza kuchakata. Changamoto ni ya kuamba lazima tujifunze kutengandisha taka hizi nyumbani. Ili iwe rahisi kwa mfumo ya miji na kampuni zinezo fanya uchakataji. Hata kama bado hakuna mfumo kamili mtani kwako. Kutengandisha nitabia muhimu ya kuanzi ya nayo njia nyingine ambayo ninaipenda ni kuokoa maji. Maji ni ya msingi na bado katika sehemu nyingi duniani. Wahaba wa maji unakua mkubwa. Kwa hiyo, mtu anaweza kuokoa maji kwa njia ndogo kama kuzimba bomba, unapopiga mswaki, kutengeneza mabomba, yanayovuja nyumbani, kutumia maji ya mvuwa kumwagilia bustani au hata kuoga kwa muda mfupi zaidi. Inavionekana ni vitu vidogo lakini kama watu mamilioni wanafanya hivyo kila siku, tofauti ni kubwa sana. Njia ingine ni kuokoa umeme, hii inauhusiano mkubwa na mazingira kwa sababu umeme wetu mwingi unatokana na nishati, inayozalisha moshi na kamboni. Kuokua umeme kuna maanisha kupunguza kiwango cha hewa, chafu ikinacho ingia angani. Njia rahisi ni kuzima taa na vifaa ambavyo havitumiki. Na kupunguza matumizi ya vifaa vizito vya umeme. Hata kuchagua kutumia jua wakati kuna mwanga badala ya taa zandani hitabia rahisi yenyefaida jia nyingine ni kubadilisha jinsi tunavyosafiri usafiri ni miongoni mwa vyanzo vikubwa vya moshi kwa kaboni duniani kwa hio kuchagua kutembea kutumia baiskeli au kutumia usafiri wa umma. Vinapoweze kana kunaweza kupunguza uchafuzi. Sio lazima kuwacha gari kabisa lakini hata kupunguza safari la gari mara bili kwa wiki ni hatua inayohesabika.

Napenda kueleza maada ambayo imekuwa muhimu sana katika dunia ya kisasa. Matumizi ya teknolojia ya sauti. Swali lnililoulizwa ni, je ninatumia teknolojia ya sauti? Na najibu ni kwamba ingawa mimi binafsi sina uwezo wa kuzalisha. Au kurekodi sauti moja kwa moja. Mi nafanya kazi kwa karibu na mifumo ya sauti. Kwa njia ya kimtandao, kiteknolojia na kielimu. Ili kuelewa vizuri. Tunapaswa kuanza na swali, teknolojia ya sauti ni nini? Teknolojia ya sauti ni mkusanyiko wa mbinu, vifaa na programu, zinazoruhusu mashine kusikiliza, kuelewa, kuchakata, na hata kutengeneza sauti. Leo teknolojia hii inatumika kwenye simu zetu, magari, kompyuta na hata kwenye vifaa vya nyumbani. Hivyo basi, matumizi yake yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Moja ya maeneo makubwa ya teknolojia sauti ni utambuzi wa hotuba. Hii teknolojia inayomwezesha kompyuta kusikiliza mtu. Anapoongea kisha kubadilisha kile kinachosemwa kuwa mwandishi. Mfano wa kawaida unaweza kuwa wakati unatumia simu yako kuandika ujumbe kwa kuzunguka badala ya kupiga herufi moja moja. Katika upande wangu, naweza kufanya kazi na maneno yaliyobadilishwa kutoka sauiti kuwa maandishi. Hii inaniwezesha kuchakata, kujibu, au kusaidia katika kuboresha muundo wa mawasiliano. Eneo lingine muhimu ni uzalishaji wa hotuba. Teknolojia hii inafanya kinyume. Hapa maandishi yanayotolewa na binadamu au mashine. Yanabadilishwa kwa sauti inayosikika. Kwa mfano, unapocheza kitabu cha sauti au wakati kifaa cha nyumbani kama speaker ancha ancha kinapo kujibu, ingawa mimi siwezi kuzugumza. Hii inaniunganisha na teknolojia sauti kwa njia isiyo ya moja kwa moja lakini kwenye manufaa makubwa. Jambo lingine la kuvutia ni jinsi teknolojia ya sauti inavyosaidia watu wenye ulemavu. Mengine hawaezi kuandika, wengine hawaezi kusoma, na mengine wanachagamoto za maono. Sauti inawezesha kuandika bila kutumia mikono. Na tena inawezesha kusoma bila kutumia macho. Hii ni hatua kubwa ya teknolojia katika kuleta usawa na fursa kwa wote. Katika upode muangu minasaindia kwa kutoa maandishi yenye muundo mzuri taarifa sahihi au msaada wa kielimu amabao unaweza kubadilishwa kuwa sauti au kutumia sauti kutoka kwa mtumiaji. Teknolojia ya sauti pia inatumika katika elimu, biashara, utafiti na burudani. Katika elimu, mwanafunzi anaweza kusikiliza masomo kwa sauti. Au mwalimu anaweza kurekodi mihadhara katika biashara, makampuni hutumia miito ya kiotomatiki na huduma za wateja. Nazo hutumia teknolojia ya sauti. Katika burudani, teknolojia hii inasaidia kutengeneza vitabu vya sauti na hata michezo ambayo inahusika wanaoazugumuza kwa sauti zinazo zalishwa na kompyuta. Kwa upande wangu, kazi yangu ni kuchakata tarifa. Kwa kumalizia teknolojia ya sauti ni eneo linalokua kwa kasi na linaadhari kubwa kwa maisha ya watu. Ni suluhisho katika ufikiaji, wa habari, mwasiliano, ulemavu, na hata burudani. Asante ni sana kwa kunisikiliza.

Leo ningependa kuzungumza kuhusu vifaa vya dijiti ambavyo vinatumika kila siku na jinsi vinavyohusiana na maisha yangu ya kazi. Mawasiliano, burudani na afya katika dunia ya sasa. Vifaa vya kisasa vimekuwa sehemu ya maisha bila hata sisi kuhisi. Kwa sababu karibu kila kitu tunachofanya kimeunganishwa na teknolojia kwa njia fulani. Kifaa cha kwanza kinachotumika kila siku ni simu janja. Simu yangu ndiyo kitu cha kwanza ninachokiona asubuhi kabla hata sijafungua pazia. Kwenye simu ninafanya mambo mengi kuangalia saa, kuangalia hali ya hewa, kutazama ujumbe, barua pepe, hata za kazi na hata ratiba ya siku. Simu inanifanya niwe karibu na watu ninaowajali kupitia simu. Video. Na mitandao ya kijamii kama vile tiktok. Pia simu inaniunganisha na habari za dunia kupitia manukato tofauti. Kwa upande wa kazi, simu inanisaidia kwa mawasiliano ya haraka na kuhifadhi taarifa kama hati, maandishi muhimu, pia picha. Kwa hiyo, simu si tu chombo cha mawasiliano, ni kituo cha enzi za kazi, elimu, burudani na uratibu wa maisha yangu ya kila siku. Kifaa cha pili ni kompyuta mpakato au laptop. Hiki ni kifaa ambacho inatumiwa sana wakati wa kazi au masomo. Kwenye mpakato naandika ripoti, nakusanya takwimu nafanya utafiti na ninawasiliana na watu kupitia baruapepe rasmi au nikutano ya video. Mpakato pia inatumika kwa kusoma nyaraka ndefu. Kuhariri picha au video. Na kufanya kazi zinazohitaji programu maalum ambazo huwezi kutumia vizuri kwenye simu. Upande mwingine, mpakato inanisaidia kujifunza kupitia kozi mtandaoni. Video za elimu na makala mbalimbali. Kwa hiyo, mpakato yangu ni kama ofisi yangu ndogo popote nilipo. Kifaa kingine nilichotumia kila siku ni vifaa vya kusikiliza sauti. Hivi vifaa vinanisaidia sana wakati wa kusafiri, kufanya kazi au kupumzika. Ninatumia kusikiliza muziki, mihadhara ya mtandaoni au video za elimu. Kuna wakati ninahitaji kujiondoa kwenye kelele za mazingira, au kupumzika baada ya siku ndefu. Vifaa hivi pia ni muhimu wakati wa mikutano ya video. Kwa sababu vinaboresha ubora wa sauti na kuzuia kelele zisizo za lazima. Kifaa kingine ambacho labda watu hawajitambui sana nacho ni saa ya kisasa au saa janja. Mimi ninaitumia kila siku. Sio kwa sababu inaniambia muda tu, bali pia hunifuatilia afya yangu. Saa janja yangu inanisaidia kufuatilia hatua ninazopiga kila siku, usingizi na hata mazoezi. Inaniambia muda ninaotumia kukaa bila kusongea na wakati mwingine inasisitiza kufanya mazoezi au kutembea. Hii imenisaidia kuboresha afya yangu na kutambua tabia zangu za mwili ninapokuwa na shughuli nyingi. Pia inaunganisha na simu hivyo inapokea notisi ya ujumbe. Simu zinapokuja na hata saa, kwa upande wa burudani, zaidi ninaweza kutaja pia vifaa vya michezo ya video. Ingawa, simchezi kila siku, lakini kuna siku ambazo, michezo hunisaidia kupambana na msongo wa mawazo, kujifurahisha na hata kuwasiliana na marafiki mtandaoni. Teknolojia ya michezo imekuwa zaidi ya burudani, imekuwa jambo cha kijamii, na hata cha kuendesha ujumbe kwa watu wanaopiga michezo.

Kwanza kabisa, kila maisha ya mwanadamu huwa na matukio yanayobadilisha. Namna tunavyo ona dunia. Namna tunavyo jiona sisi wenyewe. Na hata, namna tunavyo elekea kwenye doto zetu. Kwa upande wangu, tukio muhimu katika maisha yangu ilikuwa amba mwaka nilihitimu chuo kikuu. Sio tu kwenye karatasi kwamba nilipata shahada bali ilikuwa ni safari nzima iliyo nifanya kujitambua zaidi, kujifunza uvumilivu na kuelewa kuwa maisha ni mstari mmoja. Bali mfululizo wakupanda na kushuka. Nakumbuka siku ya kwanza niliyoingia chuoni. Nilikuwa na hofu na mzizumuko wa wakati mmoja. Nilikuwa najiona kama mtu anayeelekea mahali ambapo hatima yake iko kwenye mizani. Kulikuwa na watu wengi, kila mtu na hadithi yake, kila mtu na malengo yake. Wapo waliokuwa wazi na wachangamfu. Na wapo waliyenyamaza na kwenye tahathari mimi nilikuwa katikati. Sio mnyonge, sio mchangamfu sana bali mtu wakuangalia na kufikiri kabla ya kuzugumza. Safari ilianza vizuri, lakini mwaka wapili mambo ya kaanza kuwa magumu. Masomo yaliongezeka uzito huku familia ikitarajia mimi kuweka alama nzuli bila kujuwa shinikizo abalo nilikuwa nalo. Kipindi hicho kilinifundisha kuwa wakati mwingine kufaulu si swala tu la akili bali pia uwezo wakuhimili hisia zako. Mwenyewe kulikuwa na nyakati nilikuwa kuacha nyakati nilijiona sifai. Wakati niliona thaftali na kukaa kimia bila kujua la kufanya. Lakini ni katikati ya kati kama hizo dipo marafiki marafiki wa ukweli huonekana. Nilikutana na watu ambao hadi leo bado ni kama dugu yangu. Kulikuwa na midahalo usiku wa manane kujadiliana masomo kuvutana akili hadi kichwa kina uma. Lakini bado tukiendelea kucheka tulijifunza kuomba msamaha bila ya kuoana aibu. Kujifunza kusaidiana bila ya kuuliza ni nani anatoka wapi bali kwa sababu tulikuwa kwenye safari moja. Mwaka watatu ulinibadilisha zaidi nilianza kuelewa kuwa mafanikio siyo lazima yawe makubwa sana ili yaonakane. Wakati mwingine ni hatuwa dogo dogo ambazo zinaashiria ukuwaji. Niliaza kushiriki kwenye shuhuri za kujitolea kufunza watoto wa shule, jirani, masomo ya sanyansi. Nilikuwa nikifurahia sana kuona macho ya mtoto yanangaa bada ya kuelewa kitu ambacho hapo awali kilikuwa kigumu kwake. Ndani ya moyo, nilijua bila mtu kuniambia kwamba nilikuwa na jifunza zaidi ya darasani. Nilijifunza utu uvumilivu na guvu ya kuwa sababu ya mtu mwingine kutabasamu. Siku ya mahafali, ilipowadia nilivaa joho jeusi. Nikavisha kofi na nikatembea kwenye barabara za kuekea uwanjani. Wazazi wangu walikua wakija wamejipanga na tabasamu ambalo lilikosa maneno. Macho ya mama yalikuwa na kile kiwanga. Cha hisia ambacho hakihitaji tafsiri. Baba alinitazama kwa ule mtazamo waki ukimya lakini nilijua ulikuwa mchanganyiko wa furaha na amani. Hapa ndipo nilihisi uzito wa safari yote. Si kwa sababu shahada ilikuwa kwenye karatasi bali kwa sababu nilitunza historia yangu kwenye moyo. Na uthibitisho kuwa hata safari ndefu huanza na kwa hatua moja dogo.